Kitabu ninacho kipenda zaidi ni Things Fall Apart. Kilichoandikwa na muandishi mshuhuri wa kiafrika Chinua Achepe hiki ni kitabu cha hadithi. Kinachoeleza maisha ya jamii ya Waibor nchini Nigeria kabla ya ujiwio wa ukoloni. Wa kisumu na pia wakati ambapo mabadiliko makubwa ya kijamii kitamaduni na kidini yalianza kutokea. Nakipenda sana kitabu hiki kwa sababu kinaelimisha, kinaburudisha na kinanifanya nifikirie kwa kina kuhusu maisha. Utamaduni na mabadiliko katika jamii. Sababu ya kwanza inayonifanya nipende kitabu hiki ni ujumbe wake mzito kuhusu utamaduni na kiAfrika Achere anaeleza kwa undani, mila, desturi, imani, sherehe na mfumo wa maisha wa jamii ya waigbo. Kupitia maelezo haya, msomaji anaweza kuelewa kukua jamii zaAfrika zilikuwa na mifumo, madhubuti, ya uongozi, sheria na maandili, hata kabla ya kukuja kwa wakoloni. Kitabu hiki kinavunja dhana, potovu, kwamba wa Afrika hawakuwa na ustarabu. Hili linaniguza sana kwa sababu inanifanya nijivunie utambulisho wangu kama mwafrika. Muhusika ninaempenda zaidi katika kitabu hiki ni Onkwonkwo Ambaye pia ndiye muhusika mkuu, Onkwonkwo ni mwanaume mwenye nguvu, bidii na anayejitahidi sana kufanikiwa maishani. Anatoka katika familia maskini kwa sababu baba yake alikuwa mtu aliyependa uvivu na hakujali majukumu. Kutokana na hali hiyo, Onkwonkwo anaamua kufanya kazi kwa bidii ili asiwe kama baba yake. Anaamini sana kuwa mwanaume, wa kweli lazima awe mkali, jasiri na asiyeonyesha udhaifu. Ingawa anasifa nzuri kama bidii ujasiri. Pia anamapungufu makubwa kama hasira. Ukali uliopitiliza. Na kukosa huruma nampenda Onkwonkwo kwa sababu anawakilisha hali halisi ya binadamu anaonyesha kuwa mtu anaweza kwa na nia njema. Lakini bado anakosea kwa sababu ya hofu kiburi ya msimamo mkali kupita kiasi. Kupitia maisha yake nimejifunza kuwa ni muhimu kuwa na usawa katika maisha. Yani kuchanganya nguvu na hekima, nidhamu na huruma, pamoja na mila na mabadiliko. Mwisho wa Onkwonkwo yanahuzunisha sana anafundisha kuwa kushindwa kukubali mabadiliko kunaweza kumuangamiza mtu. Nilishauriwa kusoma kitabu hiki na mwalimu wangu wa fasihi nikiwa shuleni alituambia kuwa ni moja wapo ya vitabu muhimu sana katika fasihi ya kiAfrika na kwamba kinatusaidia kuelewa historia historia yetu kutoka kwa mtazama wa Afrika wenye sio wa kenya, nilipo kisoma, niligundua kwamba shauri wake. Ulikuwa sahihi kabisa. Kitabu hiki kilinifungua macho na kunifanya nianze kupenda kusoma vitabu vya waandishi wa kiAfrika zaidi ya hayo ninapenda sana mtindo wa uandishi wa Achinua Achebe. Anaandika kwa lugha raisi lakini yenye maana mzito. Anatumia methali nyingi za kiAfrika ambazo zinongeza ladha na hekima katika hadithi. Methali hizo zinanifanya nitambue umuhimu kueleza maisha ya kila siku. Pia anaeza matukio kwa uhalisi mkubwa kiasi kwamba msomaji anahisi kama yupo ndani ya kijiji cha umuofu akishuhudia kila kinachoendelea ndiyo ningependa sana kusoma vitabu vingine kwa Achinua Achebe hasa no longer at ease na arrow of God. Ningependa kuviona vinaendeleza mada za mabadiliko ya jamii, mikongano ya tamaduni na changamoto za maisha ya kisasa. Ninaamini vitabu hivyo vitaendelea kuniongeza maarifa, kunifundisha maadili na kunisaida kufikiri kwa kina kuhusu nafasi ya mtu binafsi katika jamii. Kwa ujumla Things Fall Apart ni kitabu chenye dhamani kubwa sana kwangu. Si hadithi ya kuburudisha tu bali ni chanzo cha elimu mafunzo ya maisha na tafakari ya kina. Kina nifudisha kuheshimu utamanduni kukubali mabadiliko kwa busara na kuelewa kuwa kila binadamu ana nguvu na udhaifu wake.

Ndiyo, napenda kwenda pwani na. Nikieleza kwa utani naweza kusema pwani ni moja wapo ya maeneo ninayopenda zaidi kwa sababu inaniguza kimwili, kiakili na hata kihirimu. Kila ninapofikiria kuhusu pwani na hisi utulivu wa moyo na furaha kipekee ambayo sipati kila hizi sehemu nyingine. Pwani sio tu mahali pa burudani, bali pia ni eneo la kujifunza, kutafakari na kujijenga kama mtu. Kwanza kabisa napenda kwenda pwani kwa sababu ya mazingira yake hasili. Bahari ina uzuri na wakipekee unaovutia macho na akili. Kuona maji makubwa yanayoendelea kusonga bila kuchoka. Unikumbusha kuwa maisha yanababadilika na ya kudumu lakini bado yanaendelea. Sauti ya mawimbi inapo inapogonga ufukwe unituliza sana kiasi kwamba usahau shida na mawazo mengi ya kila siku. Upepo mwanana wa pwani unipa hewa safi na unifanya nijisikia huru na mwenye nguvu mpya. Pili pwani inanipa nafasi ya kujifunza mambo mengi muhimu. Baharini kuna ilim kubwa sana. Kwa mfano mtu anaweza kujifunza kuhusu aina mbali bali za samaki kaa pweza na viumbe wengine wa majini. Pia kuna elimu kuhusu mikoko miamba ya matubawe na mchango wake katika kulinda mazingira ya pwani. Napo kwenda pwani na ujifunza pia umuhimu wa uifadhi wa mazingira kama vile kuepuka kutupa plastiki bahari na kulinda viumbe wa majini elimu hii unifanya niwe raia anayejali mazingira na msakabari wa dunia. Tatu napenda kwenda pwani kwa sababu ya shughuli za kimwili na burudani zinazopatikana huko. Nikiwa pwani naweza kuogelea baharini kutembea ufukweni au kucheza mchezo kama mpira wa volleyball ufukweni. Shughuli hizi unisaidia kuimarisha afya yangu, punguza uzito wa mawazo na kuifanya mwili yangu iwe ya imara. Kutembea bila viatu juu ya mchanga hunipa hisia ya kipekee na kunifanya nijisikie karibu zaidi na maumbile. Nne pwani ni mahali pazuri sana pakushirikiana na watu wengine mara nyingi kwenda pwani nikiwa na familia marafiki au hata wanafunzi wenzangu. Safari za pwani huimarisha mahusiano kwa sababu watu hukaa moja. Ucheka kushirikiana chakula na kushiriki mawazo. Mazungumzo yanayofanyika pwani huwa furahaia kujenga kwa sababu kila mtu wametulia na mwenye furaha. Kumbu kumbu zinazotengenezwa pwani hubaki ya kielimu kwa muda mrefu sana zaidi ya hayo napenda sana vyakula vya pwani hasa vyakula vya baharini. Samaki wa kuchoma au ka kukaanga kamba na vyakula vingine vya baharini. Vinaladha mzuri sana na pia vinalishe. Kula chakua cha pwani huku ni kitazama bahari unipa furaha ya kipekee na kunifanya ni thamini, zaidi, baraka za asili, za asili. Mwisho kabisa pwani hunisaidia kisaikolojia na kisi. Ninapokuwa pwani hupata muda wa kutafakari maisha yangu kupanga malengo yangu na kuzithamini. Ni mahali ambapo nafsi yangu hupumzika na akili yangu hupata amani. Hata baada ya kurudi nyumbani, hubaki na hisia ya furaha na nguvu mpya ya kuendelea na majukumu ya kila siku. Kwa ujumla napenda kuenda pwani kwa sababu ni mahali pa utulivu, elimu, burudani, afya na mshikamano wa kijamii. Pwani ni inanifundisha kuthamini asili, kujali mazingira na kuishi maisha yawe huwiyano. Ndiyo maana kila ninapo pata nafasi napenda sana kwenda pwani na kufurahia uzuri na mafunzo yake mengi.

Uzoefu wa kushangaza ambao nimewahi kupata ni tukio ambalo hadi leo bado huka akilini mwangu kwa sababu ilinifundisha somo muhimu sana maishani. Tukio hili lilitokea siku ambayo sikutarajia kabisa jambo lolote la pekee kutokea. Lakini hatimaye likawa siku ya kukumbukwa sana katika maisha yangu siku hiyo ilikua ya kawaida tu niliamka asubuhi kama ilivyo kawaida yangu nikafanya shughuli zangu za kila siku bila matarajio yoyote makubwa. Nilikuwa nimepanga kwenda kumtembelea rafiki yangu ambaye alikuwa akiishi mbali kidogo na nyumbani kwetu. Safari yenyewe haikua ya kipeke sana. Lakini kilichonishangaza ni kile kilichotokea nilipofika huko. Nilipofika huko nilikuta rafiki yangu pamoja na watu wengene waliokua wakifanya maandalizi ya tukio fulani. Lakini wakunieleza ni nini hasa kilikuwa kinaendelea nilidhani labda nisherehe ya kawaida mkutano wa kifamilia baada ya muda mfupi, nishangazwa sana nilipoitwa mbele ya watu wote waliokuwepo After, niliaza kusikia maneno mazuri yakisemwa kunihusu. Jinsi nilivyowahi kuwasaidia wengine, jinsi nilivyo mtu mwenye nidhamu na jinsi nilivyo hamasisha watu walionizunguka. Sikutarajia kabisa kusikia maneno kama hayo hasa mbele ya watu wengi. Nilihisi mshangao mkubwa furaha hata aibu kidogo kwa wakati mmoja. Kilicho nishangaza zaidi ni kwamba niligundua tukio lile lilikuwa limepangwa kwa ajili yangu kama njia ya kunishukuru na kunitia moyo nilipokea zawadi ndogo lakini yenye maana kubwa kwangu. Ingawa zawadi yenyewe haikuwa ya gharama kubwa ujumbe uliokua ndani yake ulinigusa sana moyo nillihisi kuthaminiwa na kupendwa kwa namna ambayo sikuwahi nimewahi kuipata kabla. Uzoefu ulinifundisha mambo mengi kwanza. Nilijifunza kuwa mambo madogo tunayo wafanyia watu yanaweza kuwa na athari kubwa sana kuliko tunavyofikiria. Mara nyingi tunasaidia wengine bila kutarajia chochote. Lakini siku moja juhudi hizo zinaweza kutambuliwa pia nilijifunza umuhimu wa kuyathamini watu waliotuzunguka kwa sababu hatujui ni lini maneno yetu mazuri yanaweza kubadilisha mtu maisha zaidi ya hayo tukio hili lilinipa motisha mpya maishani liliniongeza kujiami na kunitia moyo kuendadea kuwa mtu mwema mwenye kujali na mwenye kushirikiana na wengine keli ilinifanya nitambue kuwa si kila mshangao huwa na hofu au huzuni. Mingine huja na furaha kubwa na mafunzo ya kudumu. Kwa ujumla, huu ni uzoefuwa kushangaza ambao sitausahau kamwe. Ulinibadilisha mtazamo wangu kuhusu watu mahusiano na maana ya kuthaminiwa. Kila ninapokumbuka, ninahisi furaha na shukran moyoni na hunikumbusha kuwa kufanya mema bila kuchoka ni jambo lenye thamani kubwa sana katika maisha.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya ni uzoefu ambao bado unanigusa moyo hadi leo. Kwa sababu ulinifundisha maana ya kweli ya ubinadamu, huruma na kusaidiana. Kitendo hiki kilionekana kuwa kidogo kwa macho ya wengine. Lakini kwangu na kwa yule aliyenufaika kilikuwa na dhamani kubwa sana. Siku moja nilikutana na mzee moja aliyekuwa na shida kubwa ya maisha alikuwa anaonekana mchovu mwenye huzuni na hakuwa na msaada wa karibu. Nilimuona akikaa kando ya barabara akiwa ameshika mfuko mdogo tu. Kana kwamba hakuwa na pa kuenda. Watu wengi walikuwa wakipita karibu naye bila kumusikiliza au kumuangalia. Nilihisi huruma kubwa moyoni wa mwangu na nikaamua kumsongezana ili nijue tatizo lake. Nilipozungumza naye aliniambia kuwa alikuwa amepoteza kazi hakuwa na pesa ya chakula na hakuwa na mtu wa kumsaidia kwa wakati huu. Nilihisi maumivu makubwa moyoni. Kwa sababu nilitambua kuwa hali kama hiyo inaweza kumpata mtu yeyote maishani. Bila kusita niliamua kushiriki kile kidogo nilichokuwa nacho. Nilimnunulia chakula nikampa maji na nikampa kiasi kidogo cha pesa ambacho kingemsaidia kwa muda zaidi ya msaada wa vitu, nilimpa mtao na maneno ya faraja. Nilimsikiliza kwa makini, nika mfariji, na nikamwambia asiwe wa kukata tamaa kwa sababu maisha hubadilika. Nilimpa matumaini kuwa, bado ana dhamani kama binadamu na kwamba hali yake ya sasa haimaanishi mwisho wa maisha yake. Niliona macho yake yakibadilika, kutoka huzuni hadi matumaini kidogo. Hilo ndilo lilonifurahisha zaidi kuliko chochote. Kitendo hiki cha wema kilinifundisha mambo mengi muhimu. Kwanza nilijifunza kuwa wema hauhitaji utajiri mkubwa bali moyo wa kujali. Pili nilitambua kwamba wakati mwingine watu wanahitaji zaidi kusikilizwa na kuheshimiwa kuliko msaada wa kifedha pekee. Tatu niligundua kuwa kufanya wema humleta furaha yule anayefanya pamoja na anayepokea. Baada ya tukio hilo, nilijisikia amani kubwa moyoni nilihisi kama nilikuwa nimetumia nafasi yangu vizuri kusaidia mtu mwingine. Kitendo hiki, kilinifanya niwe mtu mwenye huruma zaidi, mwenye kujali mahitaji ya wengine na mwenye kutambua kuwa ujamii hujengwa kwa kusaidiana. Tangu wakati huo, nimekuwa nikijitahidi kufanya matendo ya wema, kila ninapopata nafasi. Hata kama ni kwa tabasamu neno nzuri, au msaada mdogo. Kwa ujumla, kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya kime nifundisha kuwa ubinadamu na kushirikiana, kusaidiana na kujali wengine bila kutarajia malipo. Ni somo la maisha ambalo nilitalibeba daima, inayenitia moyo kuendelea kuwa mtu mwema katika jamii.

Nina mahusiano mazuri sana na wazee wangu. Na ninaweza kusema uhusiano huo umejengwa juu ya heshima upendo na mawasiliano ya karibu. Tangu nikiwa mdogo nimefudishwa kuwa kuwaheshimu wazee si jambo na la hiari bali ni wajibu wa msingi katika maisha. Hilo ndilo limekua nguzo kuu ya mahusiano yangu na nao. Kwanza kabisa na waheshimu wazee wangu kwa maneno yao na matendo. Ninapo zingumza nao, hutumiya lugha ya heshima, husikiliza ushauri wao kwa makini na uepuka maneno au vitendo vinavyoweza kuwakwaza. Ninamini kuwa wazee wana uzoefu mkubwa wa maisha, hivyo nasikiliza simulizi zao na maoni yao kwa sababu hunisaidia kuepuka makosa na kufanya maamuzi bora. Pili, nina uhusiano na wakaribu, wakihisia na wazee wangu. Ninapokuwa na changamoto au maamuzi magumu mara nyingi huwageukia wazee wangu kwa ushauri. Wamenisaidia mara nyingi kwa kunitia moyo, kunipa mwelekeo na kunikumbusha maadili mema. Uhusiano huu, hunifanya nijisikie salama na kudhaminiwa kwa sababu najuwa nina watu wanaonijali kwa dhati. Tatu, ninajitahidi kuwa msaada kwa wazee wangu, kadiri ninavyoweza. Napopata nafasi, huwasaidia katika kazi za nyumbani, shughuli za shamba, au mahitaji mengine, madogo. Pia ninapenda kutumia muda nao, kuwasalimia, kuzungumza nao na kuwapa faraja. Kwa kufanya hivyo, nahisi, ninachangia kurudisha mema, walio fanya katika kunilea na kuniongoza mahusiano yangu na wazee wangu ya menifundisha maadili ya maisha kama subira, unyenyekevu na shukrani. Kupitia wao ni mejifunza umuhimu wa kutunza mila na desturi kuheshimu jamii na kuishi kwa amani na wengine. Ushauri wao umekuwa mwongozo muhimu katika safari yangu ya maisha. Kwa ujumla mahusiano yangu na wazee wangu ni ya amani, heshima na kujifunza. Na waheshimu sana kwa sababu wao ni hazina ya hekima na historia ya familia. Nina amini kuwa kudumisha mahusiano mzuri na wazee ni njia moja wapo ya kujijenga kama mtu mwema na mwenye maadili katika jamii.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale yanayohusiana na nidhamu bidii, uwajibikaji, uaminifu na hushirikiana na wengine. Mafunzo haya si ya yapata tu darasani bali pia kupitia uzoefu wa moja kwa moja katika maisha ya kila siku na kazi. Yamenisaidia kujiendeleza kujijenga kama mtu na kufanikisha majukumu niliyoyapewa kwa ufanisi. Kwa kweli, mafundisho haya yameniletea mwanga, wa jinsi ya kuwa mfanyakazi bora na mtu mwenye maadili mema. Kwanza kabisa, funzo la nidhamu limekua muhimu sana. Nimejifunza kuwa kufika kazini kwa wakati, kutimiza majukumu niliyopewa na kufuata taratibu sa kazi. Kunasaidia sana kuonyesha kuwa mtu ni wa kuaminika. Nidhamu hunisaidia kupanga muda wangu vizuri na kuhakikisha kuwa kila jambo linatimizwa kwa wakati bila nidhamu, hata mtu mwenye ujuzi mkubwa anaweza kushindwa kufanikisha kazi zake. Kupitia funzo hili, nimejifunza kuwa mtu anapojitambua na kuthaminiwa muda wake na wa wengine, zaidi ya kupata heshima na kuaminika kazini. Pili, funzo la bidii na kujituma limenisaidia sana. Nimejifunza kuwa mafanikio hayaji kwa bahati peke. Bali hujengwa kwa kufanya kazi kwa juhudi kwa moyo wa kujitolea. Na bali, na bila kukata tamaa. Kuna wakati kazi huwa ngumu au inachosha. Lakini kwa bidii, mtu huweza kuikamilisha na kupata matokeo bora bidii pia imenifundisha umuhimu wa kuwa makini katika kila hatua ya kazi na kutokuridhika na hali ya wastani. Tatu, wajibikaji ni funzo jingine muhimu sana uwajibikaji unamaanisha kuchukua jukumu la kazi zako kukubali makosa yako. Unapokosea na kujitahidi kuyarekebisha. Funzo hili limenisaidia kuwa mtu anayeaminika na kuonyesha heshima na wengine. Nilijifunza kuwa kila mtu anapochukua uwajibikaji huchangia maendeleo ya kikodi au shirika kwa ujumla. Na pia hujenga sifa nzuri binafsi. Nne funzo ya ushirikiano na mawasiliano mazuri limekua muhimu sana. Kazi nyingine fanikisho zaidi pale watu wanaposhirikiana. Nimejifunza kusikiliza mawazo ya wengine kwa makini. Kutoa maoni yangu kwa heshima na kufanya kazi kama timu. Ushirikiano huu hunisaidia kujifunza kutoka kwa wengine kubadilishana maarifa na kutatua changamoto kwa haraka zaidi. Pia husaidia kujenga mazingira ya kazi yenye maana na ushirikiano zaidi ya hayo, nimejifunza kujifunza kila wakati, dunia ya kazi huadilika mara kwa mara. Hivyo mtu anapaswa kuwa tayari kujifunza mbinu mpya teknolojia mpya na njia bora za kufanya kazi. Funzo hili limenisaidia kubaki na uwezo wa kukabiliana na changamoto mpya na kupata ufanisi wa hali ya juu. Kwa ujumla, mafudisho ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale yanayojenga nidhamu, bidii, uwajibikaji, uaminifu, kushirikiana na kujifunza bila kuchoka. Mafundisho haya yamenisaidia kuwa mfanyakazi bora, mtu mwenye maadili mema. Na yamenisaidia pia kuendeleza maisha yangu ya kila siku kwa mpangilio, amani na mafanikio. Yananiweka kwenye nafasi nzuri ya kuweza kufanya mambo kwa ufanisi na kuchangia maendeleo ya jamii iliyopo.

Mimi, napenda kulala kwenye kitanda kigumu na napenda kwa sababu kuna faida nyingi sinaso husiana na hafi ya mwili na usingizi mzuri. Ingawa, watu wengi hupendelea vitanda laini sana kwa sababu vinahisi laini na faraja mara moja. Nime gundua kuwa kitanda kigumu, kinatoa msaada bora saidi kwa mwili, hususani, mgongo na misuli. Na kunisaidia kuamka nikiwa na nguvu na tayari kwa shuguli za siku nzima. Napenda kitanda kigumu kwa sababu kina mchanganua mzuri kati ya faraja na msaada wa mwili. Kwanza kabisa kitanda kigumu husaidia mugongo kushikamana katika mkwa wasile wakati wa kulala. Hii ni muhimu sana kwa afya kwa sababu husaidia kupunguza maumivu ya mgongo, shingo na kiuno. Wakati mtu analala kitanda laini sana, mwiri hushuka na mgongo hauwezi, mgongo hauwezi kuwa katika mkao sahihi. Jambo linaweza kusababisha maumivu au kushindwa kupumzika vizuri. Kitanda kigumu kinapofanya mgongo kuwa sawa, husaidia misuli kupumzika ipasavyo na kufanya usingizi uwe na utulifu saidi. Pili, kitanda kigumu huchangia usingizi mzito wa amani. Ni polala kitanda kiki kunahaja ya kugeukageuka mara nyingi usiku. Kwa sababu mwiri unapata msaanda wa kutosha. Hii hunisaidia kulala kwa muda mrefu bila kuamka mara nyingi. Jambo linaloongeza ubora wa usingizi na kunifanya niwe macho asubuhi nikiwa na nguvu. Usingizi mzuri pia unanisaidia kuwana na fikra safi. Unyonge saidi na uwezo wa kufanya kazi wa kwa ufanisi siku nzima. Tatu, kitanda kigumu, huduma, hudumu kwa muda mrefu, kuriko kitanda laini. Mara nyingi kitanda kigumu, hakiharibiki haraka na hivyo ni chaguo la kiuchumi kwa muda mrefu. Pia ni rahisi kutunza na kusafisha jabo ambalo ni muhimu kwa afya na usafi wa masingira ya kulara. Hii, inaongeza thamani ya kitanda kwaani, sio tu, inatoa faraja bari pia kina usahimilifu wa munda mrefu nne, kitada kigumu pia huimiza ni dhamu ya kulara. Kwa sababu sii laini kupita kiasi. Mwili unajua pale unapo pumzika na pale unapazwa kuamka. Hii husaindia kupanga ratiba ya kila siku vizuri saidi na kuenderea na shuguli bila kuchoka. Wakati mwingine, kitada laini sana hufanya mtu kulara, mda murefu kupita kiasi au kuchelewa kuamka. Jambo lina loweza kuadhiri ratiba. Saidi ya hayo, kitanda kigumu huchangia ustaafu, bora wa misuli na viungo husaidia misuri kupumzika kwa usawa na kudumisha afya ya viungo vyote vya mwili. Hii ni muhimu sana hasa pale mtu anapokua na shuguli nyingi za mwili au akiri siko nzima. Kwa ujumla na napenda kitanda kigumu kwa sababu kuna nisaidia kiafya kunipa usingizi mzuri. Kudumisha mgongo na misuri na huchangia nidhamu ya kulala. Ingawa raini inaweza kuwa ya kupedeza kwa muda mfupi. Faida za kitanda kigumu ni za kudumu. Senye msaada kwa mwili na sinanifanya niwe na guvu. Utulivu na hafya jema kila siku. Kitada kigumu, situ chaguo bari niwezeka. Weke saji kwa afya na ustari wa mwili na akili.

Rangi yangu ya kupendezwa ni blue na napenda kwa sababu ina maana makubwa kwa hisia afya ya akili. Afya ya akili na ustawi wangu wa kila siku. Bluu inanikumbusha anga la juu na maji ya bahari ambayo mara zote huleta hisia za utulivu amani na faraja. Kila ninaposhika kitu kilichopewa rangi ya bluu au kuiona katika mazingira yangu, ninaona hali ya utulivu ambayo hunisaidia kushughulika na changamoto za maisha. Hii rangi pia hunisaidia akili yangu kuwa makini, kushughulika kwa ubunivu na kuwa na mtazamo chanya. Kwanza, kabisa, napenda bluu kwa sababu inatoa utulivu wa hisia. Wakati mwingine maisha yana changamoto nyingi na mawazo yanakuwa mengi. Lakin kuona rangi ya bluu kunanifanya nipumzike kimawazo na kisaikolojia. Ni kama kuangalia anga safi au bahari tulivu ambacho hufanya moyo wangu uwe na amani na kunisaidia kupanga mawazo yangu vizuri. Utulivu huu hunifanya nifanye kazi kwa ufanisi na kushughulika na changamoto bila kuchoka. Pili rangi ya bluu inahusiana na nguvu ya ndani na uvumilivu. Bluu ni rangi ya kimya na yenye heshima. Lakini pia ina ishara ya kujiamini na subira. Inanifudisha kuwa kila tatizo linaweza kushughulikiwa kwa utulivu na mipango bora. Wakati mwingine rangi nyekudu inaweza kunifanya nihisi haraka au kuchanganyikiwa. Lakini bluu huleta faraja na mtazamo wa utulivu wa kudumu. Hii ni moja ya sababu kuu inayonifanya nipende bluu zaidi. Tatu, napenda bluu kwa sababu inachangia ubunifu na fikra safi. Wakati wa kufanya kazi, kujifunza au kuandika kuwa na bluu karibu karibu. Kunachochea mawazo mapya na kunisaidia kuona suluhisho kwa matatizo kwa urahisi zaidi. Rangi hii, pia hunisaidia kupanga maeneo yangu ya kazi ya au kujifunza kwa namna yenye maana yenye mpangilio. Jambo linaloongeza ufanisi na ubora wa kazi zangu. Pia ni rangi yenye mvuto wa macho, hivyo inafanya mazingira kuwa ya kuvutia na yenye furaha. Zaidi ya hayo napenda bluu kwa sababu inaendana na rangi nyingi. Nyingi nyingine inaezatumika katika mavazi, vifaa vya shule au mapambo ya chumba. Inaongeza urembo na mvuto wa kila kitu kinachopatikana karibu nayo. Pia rangi hii hutoa hisia za kuamini, kuaminiana, utulivu wa kijamii, na urahisi wa kishirikiana na wengine. Kwa ujumla, rangi yangu ya kupendezwa ni blue kwa sababu inaunganisha amani, utulivu, nguvu ya ndani, ubunifu na uzuri wa mazingira. Ni rangi inayo nisaidia kuona mtazamo chanya, kushughulika na changamoto kwa hekima na kuishi maisha yenye furaha na utulivu. Bluu si tu rangi ya kupendezwa bali ni chaguo la akili na moyo na linanifanya nijisikie bora kila siku.

Ndoto yangu kubwa maishani ni kufanikiwa na kuwa mtu mwenye mchango chanya kwa familia yangu na jamii kwa ujumula ndoto hii si ya haraka au ya kupita tu bali ni maoni ya maisha ninayotamani kuyaishi kwa bidii nidhamu na moyo wa kujituma. Ninaposema kufanikiwa simaanishi kuwa tajiri wa mali pekee bali kuwa na maisha yenye maana. Eshima na uwezo wa kusaidia wengine. Kwanza kabisa doto yangu kubwa ni kupata elimu na maarifa ya kutosha. Yatakayo niwezesha kusimama imara maishani. Ninaamini elimu ni ufunguo wa kufungua milango mingi ya furuza. Kupitia elimu mtu ujifunza kufikiri kwa kina, kutatua matatizo na kufanya maamuzi sahihi. Ndoto yangu ni kusoma kwa bidii kuelewa msomo yangu vizuri na kutumia helimu hiyo si kwa manufaa yangu tu bali pia kwa kusaidia jamii. Natamani kuwa mtu anaejulikana kwa maarifa na ekima. Mtu ambaye wengine wanaweza kumtegemea kwa ushauri na msaada kwa kielimu. Pili, ndoto yangu kubwa ni kupata kazi ya utaaluma ninayo ipenda na kufanya kwa moyo wangu wote. Natamani kufanya kazi ambayo itani fanya nijisike fahali na kulidhika. Kazi itayo niwesesha kutumia vipaji vyangu na kuleta mabadiriko chanya. Kupitia kazi hiyo ningependa kusaidia familia yangu kubolesha maisha yao na kuwa msaanda kwa wazazi wangu. Kama shukran kwa marazi na juhudi wali sofanya kutlnilea ndoto hii inanipa motisha ya kuendelea kujituma hata napokutana na changamoto. Tatu, doto yangu ni kuwa mtu mwenye maadili mema na tabia jema. Mafanikio ya kweli kwangu, si kwa pesa au cheo pekee bali, ni kuwa mtu muaminifu mnyenyekevu na mwenye eshima kwa watu wote. Natamaani, nijulikane kama mtu wa kusaidia wengine. Mtu anayesimama kwa ukweli na mtu anaejari hadi ya wenzake. Ndoto hii, inanifanya nitambue kuwa jina jema ni mali kubwa kuliko utajiri wowote. Ndoto yangu kubwa ni kusaidia jamii yangu. Natamani siku moja niwe na uwezo wa kusaidia watoto wanaoitaji elimu vijana wanaokata tamas na watu wanaopitia maisha magumu. Ngependa kushiriki katika miradi na ya kijamii. Kutoa ushauli ata msaada wa mali pali inapoesekana. Naamini kila mtu ana wajibu wakuacha harama nzuri katika jamii. Na hiyo dio ndoto ninayotamani kuitimiza. Saidi hayo, ndoto yangu kuwa mfano bora kwa wengine hasaa vijana wadogo, ningependa waone kuwa kwa bidii subira na maamuzi sahihi inawezekana kufanikiwa. Bila kutumia jia mbaya ndoto hii inanifanya nijitathmini kila siku kuhakikisha matendo yangu yanaendana na maadili nayo yaamini. Kwa ujumla, ndoto yangu kubwa ni kuishi maisha yanye mafanikio maana na mchango chanya. Ngao safari ya kufikia ndoto hii si raisi. Naamini kwa bidii nithamu imani na msaada wa Mungu inawezekana kuitimiza ndoto hii ndio inanipa nguvu ya kuamka. Kila siku nikiwa na matumaini mapya na moyo wa kupambana na changamoto za maisha.

Hali ya hewa ninayoipenda zaidi ni hali ya hewa ya wastani, yaani si baridi kali, wala joto kali. Napenda hali ya hewa ambayo ina upepo mwanana, jua la kiasi na wakati mwingine mawingu mepesi. Aina hii ya hali ya hewa hunifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili, na hunipa nafasi ya kufanya shughuli zangu za kila siku bila usumbufu. Kwanza kabisa napenda hali ya hewa ya wastani kwa sababu inalinda afya ya mwili. Wakati hali ya hewa si kali mwili hauchoki sana, haupati baridi kali wala haupati joto kupita kiasi. Hii hunisaidia kuwa na nguvu za kutolesha kufanya kazi, kusoma au kushiriki shughuli nyingine. Pia hali ya hewa ya wastani hupunguza hatari ya magonjwa yanayosababishwa na baridi kali au joto kali. Pili, hali hii ya hewa hunipa amani ya akili na utulivu wa mawazo. Jua kali sana, linaweza kusababisha kuchoka na hasira, wakati baridi kali huweza kumfanya mtu ajisikie mzito na mlegevu. Lakini hali ya hewa ya wastani, hunifanya nijisikie mwenye furaha, mtulivu na mwenye mwelekeo mzuri wa siku yangu. Hii inanisaidia kufanya maamuzi bora na kukua na mahusiano, mazuri na watu wengine. Tatu, napenda hali ya hewa ya wastani kwa sababu inaruhusu kufanya shughuli nyingi za nje. Katika hali hii ya hewa naweza kutembea, kufanya mazoezi, kushiriki michezo na kufanya kazi za nje bila shida. Pia ni hali nzuri kwa kusafiri au kukutana na marafiki na familia. Hali ya hewa inapokuwa nzuri hata mazingira huonekana kuvutia na yenye uhai zaidi. Nne, hali ya hewa ya wastani ni nzuri kwa kilimo na mazingira. Mimea hukua vizuri bila kukosa maji au kuharibiwa na jua kali. Hewa huwa safi na mazingira yanakuwa ya kijani na yenye mvuto. Hili hunifanya nitambue umuhimu wa kulinda mazingira ili tuendelee kufurahia hali nzuri ya hewa. Zaidi ya hayo napenda hali ya hewa ya wastani kwa sababu inanipa uhuru wa kuchagua mavazi kwa urahisi. Si lazima kuvaa nguo nzito sana, au nyepesi kupita kiasi. Hii hunifanya nijisikie huru na nikiwa na faraja, muda wote. Kwa ujumla hali ya hewa ninayoipenda ni ile inayotoa faraja, utulivu na uhuru wa kufanya shughuli mbalimbali. Hali ya hewa ya wastani hunifanya nijisikie mwenye nguvu, furaha na tayari kukabiliana na shughuli za kila siku.

Wakati wa jua kali napenda kufanya shughuli zinazonipa utulivu, faraja na kunilinda ki afya. Kwanza kabisa napenda kukaa sehemu yenye kivuli au hewa ya kutosha. Jua kali likiwa juu sana ukwasi vizuri kukaa njema kwa muda mrefu. Kwa sababu linaweza kusababisha uchovu maumivu ya kichwa au hata kuadhiri afya. Kwa hivyo, napendelea kukaa ndani ya nyumba au chini ya mti. Nikifanya shughuli zisizo hitaji nguvu nyingi. Pili, wakati wa jua kali napenda kunywa maji mengi na vinywaji baridi. Hii hunisaidia kuzuia upungufu wa maji mwilini na kunifanya nijisikie mwenye nguvu. Pia napenda kula matunda kama tikitimaji, machungwa au nanasi kwa sababu yana maji mengi na husaidia kupunguza joto la mwili. Kunywa maji ni ni jambo muhimu sana wakati wa jua kali. Tatu, napenda kupumzika au kufanya shughuli nyepesi. Badala wa kazi nzito, napendelea kusoma kitabu, kusikiliza radio au muziki kwa sauti ya chini au kuzungumza na familia shughuli hizi huinisaidia kutumia muda vizuri bila kuchoka sana. Pia napenda kupanga mambo yangu au kutafakari maisha wakati wa utulivu wa mchana. Nne, wakati wa jua kali, napenda kuoga na maji baridi. Kuoga hunisaidia kupunguza joto la mwili, kuondoa jasho na kunifanya nijisikie freshi. Baada ya kuoga hujihisi nafuu sana na hata mawazo hutulia. Zaidia ya hayo, kama unashughuli za lazima kufanya napendelea kuzifanya asubuhi mapema au jioni, wakati jua si kali sana. Hii, ni njia nzuri ya kujilinda kiafya na kutumia nguvu vizuri. Watu wengi wanaofanikiwa kupanga siku zao hufuata mpangilio huu. Kwa ujumla wakati wa jua kali napenda kufanya mambo yanayo ni yanayolinda afya yangu yanayonipa faraja na kunisaindia kutumia muda wa busara juakali si wakati wa kujitesa bali ni wakati wa kua makini kujitunza na kusikiliza mahitaji ya mwili wako.

Mimi napendelea kutumia wifi na data ya simu. Kulingana na mahitaji ya kazi, urahisi na gharama lakini kila moja inafaida na changamoto zake. Kutumia teknolojia hii unarahisisha maisha ya kila siku kwa sababu karibu kila kitu sasa kimeunganishwa mtandaoni. Iwe ni kusoma, kujifunza, kuwasiliana au burudani. Hata hivyo matumizi lazima yawe makini ili kuepuka matatizo kama gharama kubwa, uchovu wa mtandao au kupoteza muda. Kwanza kabisa napenda kutumia wifi pale ninapokuwa nyumbani au mahali pa kudumu kama ofisi au shule. Sababu kuu ni kwamba wifi mara nyingi ni rahisi na ya gharama nafuu kuliko data ya simu, hasaa kwa muda mrefu na shughuli zinazohitaji mtandao mkubwa. Kama kuangalia video kupakua faili kubwa au kufanya mikutano ya mtandaoni. Kwa mfano wakati wa masomo au kazi wifi hufanya iwe rahisi kuunganisha kompyuta. Simu au tableti kwenye mtandao bila kuchajiwa mara kwa mara. Pia wifi hutoa mtandao dhabiti zaidi hivyo hupunguza ucheleweshaji au kukatika kwa signal wakati wa kufanya kazi muhimu. Pili napenda kutumia data ya simu pale ninapokuwa njiani au nje ya nyumba. Data ya simu ni muhimu sana kwa kuwa inatoa uhuru wa kusoma kuwasiliana au kupata taarifa popote pale. Kwa mfano, wakati niko safarini au kwenye matembezi ya data ya simu huniruhusu kuangalia ramani, kusoma habari au kuwasiliana na familia na marafiki. Hata hivyo, kutumia data ya simu mara nyingi ni ghali kuliko wifi. Hivyo kuwa makini sana na kiwango cha matumizi. Hii inafanya data ya simu kuwa chaguo la dharura au la haraka badala ya kila mara. Tatu, napendelea kuchanganya wifi na data ya simu ili kuepuka kukosa mtandao au kuathirika na gharama kubwa. Kwa mfano kwenye nyumba au mahali pa kazi huchagua wifi kwa sababu ni rahisi na gharama nafuu na nje ya nyumba au safarini huchagua data ya simu kwa urahisi na haraka. Njia hii hunipa uhakika wa kuwa mtandao unapatikana kila wakati na kunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi. Nne, napenda kutumia wifi na data za simu pia kwa sababu zinanisaidia kujifunza na kuburudika. Kwa mfano, napenda kusoma makala za mtandaoni kufuatilia mafunzo kuangalia video za elimu au kusikiliza muziki. Hizi teknolojia hufanya iwe rahisi kupata habari na maarifa bila kizuizi cha muda au eneo. Pia zinarahisisha mawasiliano ya haraka jambo ambalo ni muhimu sana katika maisha ya kila siku. Zaidi ya hayo ninapenda kutumia wifi na data ya simu kwa sababu zinarahisisha shughuli za kila siku kama kulipia bill kuangalia akaunti za benki au kufanya ununuzi mtandaoni. Hii hufanya maisha kuwa kwa njia za jadi hata hivyo ni muhimu. Kuwa makini ili kuepuka matumizi yasiyo ya lazima kama kuangalia mitandao ya kijamii bila kizuizi ya kutumia data kwa burudani zisizo muhimu muhimu. Zaidi ya yote matumizi ya wifi na data ya simu yanahitaji nadhimu, nadhamu. Hii ni pamoja na kupanga muda wa kutumia mtandao, kuchagua chanzo kinachoweza kuaminika na kuzingatia gharama. Nidhamu hii husaidia kuepuka kutoitisha muda wa kazi, kupoteza bidii au kuathiri usingizi wa afya ya ki.

Wakati wa msongo wa kazi, napenda kuchukua hatua maalum za kupunguza msongo na kudumisha utulivu wa akili. Kwa sababu msongo mwingi unaweza kuathiri afya, utendaji na maamuzi. Si jambo rahisi kila wakati hasa pale kazi inakuwa nyingi au zikiwa ngumu. Lakini njia sahihi husaidia kushughulikia hali hiyo bila kuathiri matokeo. Kwanza kabisa napenda kupumzika kidogo na kupanga tena kazi. Mara nyingi msongo wa kazi hutokea pale ambapo kazi nyingi zimekusanywa au zikiwa za dharura. Kwenye hali hii mimi hugawa kazi kwa kipaumbele nikiangalia ni ipi inayohitaji kufanywa haraka na ni ipi inaweza kusubiri. Kupanga kwa mpangilio huu kunasaidia kuondoa hofu na kuchanganyikiwa. Na kunifanya nitazame kila kazi moja baada ya nyingine. Pia kupumzika kwa dakika chache husaidia akili kupumzika. Hivyo baada ya kurudi kwenye kazi hufanya kwa ufanisi zaidi. Pili, wakati wa msongo wa kazi, napenda kuzingatia pumziko la akili na mwili. Hii inaweza kuwa kunywa maji, kula chakula kidogo au kufanya mazoezi madogo kama kutembea au kupumua kwa kina. Mazoezi haya madogo ya mwili husaidia kupunguza msongo wa damu. Kuondoa uchovu na kurekebisha mawazo pumziko la akili ni muhimu sana kwa sababu akili yenye msongo haifanyi kazi kwa ufanisi. Na mara nyingi huleta maamuzi yasiyo sahihi. Tatu napenda kutumia mbinu za kutuliza akili kama kutafakari au kupumua kwa utulivu. Mara nyingi napumua kwa kina nikilenga mawazo yangu na kujaribu kuondoa hisia za hofu au wasiwasi. Kutafakari kunanisaidia kuona tatizo kwa mtazamo mpana, kuondoa wasiwasi wa mara moja na kupata mbinu za kutatua tatizo kwa ufanisi. Hii ni njia bora ya kudhibiti msongo bila kuathiri afya ya akili wakati wa msongo wa kazi pia napenda kuzungumza na mtu wa kuaminika kama rafiki mwalimu au mshirika wa kazi. Kuzungumza kunanisaidia kutoa hisia na mawazo yaliyokusanyika, kupata ushauri na kupata mtazamo mpya wa kutafuta tatizo. Mara nyingi, maneno ya mtu mwingine yanaweza kunifanya nione suluisho ambalo sikuliona awali. Zaidi ya hayo napenda kupunguza vikwazo vya haraka. Hii inamaanisha kuacha kujaribu kufanya kila kitu kwa wakati mmoja bali kushughulikia tatizo moja kwa moja kwa mpangilio. Njia hii hufanya kazi iwe rahisi kupunguza msongo wa mawazo na kuondoa hofu isiyo ya lazima. Zaidi napenda kusoma au kufanya kitu kinachoniruhusu kupumzika kiakili kama kusikiliza muziki tulivu, kusoma kitabu au hata kuangalia video fupi ya burudani. Hii husaidia akili kuondoa mkazo wa mara moja na kurudi kwenye kwenye kazi kwa mtazamo chanya. Kwa ujumla, wakati wa msongo wa wa kazi, napendelea kupanga kazi, kupumzika kidogo, kufanya mazoezi madogo, kutafakari, kuzungumza na mtu wa kuaminika, na kufanya shughuli zinazopunguza msongo wa akili. Njia hizi hunisaidia kudhibiti msongo, huongeza ufanisi, na kazi, na kudumisha afya ya akili na mwili, kwa kufanya hivyo si tu nakamilisha kazi, bali pia ninabaki na utulivu, na moyo wa furaha, jambo ambalo ni muhimu sana kwa maisha ya kila siku.

Napenda kufanya shughuli mbali mbali na marafiki zangu kwa sababu marafiki hunipa furaha. Msaada wa kihisa na hunisaidia kupumzika baada ya kazi au masomo. Kuwa na marafiki wazuri hufanya maisha yawe naladha zaidi kwa sababu tunashirikiana mawazo vicheko na hata changamoto za maisha. Shuguli zinazopenda kufanya na marafiki zangu hunitegemea sana muda mazingira na hali tulioyo nayo lakini zote zina lengo la kuimarisha urafiki na kufurahia maisha. Kwanza kabisa, napenda kuzungumza na marafiki zangu mazungumzo ni msingi mkubwa wa urafiki. Tunapokutana, tunapenda kushirikiana hadithi za maisha, changamoto, tunazokutana nazo. Mafanikio madogo tuliyoyapata na mipango ya baadae. Mazungumzo haya, hunisaidia kutoa mawazo yangu. Kusikiliza mitazamo ya wengine na kujifunza mambo mapya. Wakati mwingine tunacheka sana. Wakati mwingine tunashauri na kufarijiana. Jambo linalofanya urafiki wetu kuwa na wa kweli na wa kudumu. Pili napenda kushiriki michezo na marifiki zangu. Michezo kama mpira wa miguu kukimbia au michezo mingine hutufanya tuwe na ayfa njema na hutujenga kimwili na kiakili. Kupitia michezo tunajifunza kushirikiana, kuheshimiana na kufanya kazi kama timu. Pia michezo huleta ushindani mzuri, unaoongoza furaha na kuondoa msongo wa mawazo. Tatu, napenda kutembea au kuenda matembezini na marafiki. Tunaweza kutembea jioni, kuenda sehemu za burudani au hata kufanya safari fupi. Matembezini, tunapata nafasi ya furaha, mazingira, kupiga picha na kuzungumza kwa utulivu. Hii hunisaidia kupumzika akili na kuimarisha mahusiano yetu kwa njia ya siri. Nne, napenda kufanya shughuli za pamoja kama kusoma au kujifunza wakati mwingine tunasoma pamoja kusaidiana kuelewa masomo magumu au kujadili mada mbalimbali. Njia hii hufanya kujifunza kuwe, kuwa rhaisi na kufurahisha zaidi. Pia kujifunza pamoja hujenga mshikamano na kusaidiana kufika malengo zaidi ya hayo, napenda kushiriki chakula au vinywaji na marafiki. Kukaa pamoja, tukila, tukinywa, huleta, hisia ya familia na ukaribu. Wakati huu, tunazungumza kwa uhuru, tunacheka na kufurahia uepo wa kila mmoja. Ni wakati ambao hunifanya nijisikie nadhaminiwa na kukubaliwa. Mwisho kabisa, napenda kusaidiana na marafiki kwa wakati nyakati za shida. Urafiki wa kweli huonekana tu wakati wa furaha bali pia wakati wa changamoto. Napenda kwasaidia marafiki zangu wanapohitaji msaada. Na pia kupokea msaada wao ninapokuwa na changamoto. Hii huimarisha uaminifu na kufanya urafiki kuwa maana saidi. Kwa ujumla napenda kufanya muzungumzo, michezo, matembezi, kujifunza pamoja. Kushiriki chakula na kusaidiana marafiki zangu. Shughuli hizi hunifanya, nijisikie mwenye furaha, kutuliza mawazo na kuimarisha urafiki. Marafiki ni sehemu muhimu sana ya maisha na muda naotumia nao, hunipa nguvu na motisha ya kuendelea mbele.

Ndiyo napenda sana kula samaki na sipendi tu kwa ladha yake bali pia kwa sababu ni chanzo kizuri cha lishe na husaidia mwili kuwa na afya njema. Samaki ni mlo wa thamani kubwa kwa sababu una protini omega tatu fatty acids, vitamini na madini muhimu kama calcium na chuma. Kwa hivyo, kula samaki ni furaha na faida kwa mwili kwa wakati mmoja. Kwanza kabisa, napenda samaki kwa sababu, latha yake ni ya kipekee. Samaki wanaweza kupikwa kwa njia nyingi kama kukaangwa, kuchemshwa, kuangwa moto au kuoka. Kila aina ya samaki, huleta latha ya tofauti. Kwa mfano, samaki wa baharini ama kama tilapia, au salmon hutoa latha tamu na ya kipekee wakati samaki wa mito au mto laini na yenye urahisi wa kumla na familia. Kupika samaki kwa mboga na viungo vinavyofaa kuna fanya mlo kuwa wa kipekee na wa kuvutia sana. Pili napenda kula samaki kwa sababu ni mlo unaosaidia mwili kuwa na afya bora. Omega tatu fatty acids zilizomo katika samaki husaidia moyo kufanya kazi vizuri. Kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo na kuboresha akili. Protini inayopatikana katika samaki ni rahisi kumengenya na inasaidia ukuaji wa mizuri na nguvu za mwili. Hii ni sababu nyingine kubwa ya kupendelea samaki kuliko vyakula vya mafuta mengie au vilivyo chakatwa. Tatu, napenda kula samaki kwa sababu ni mlo rahisi na wa haraka wakati mwingine. Samaki hupika haraka ukilinganisha na nyama nyingine kama ng'ombe ya mbuzi. Hii ni muhimu hasaa pale ninapohitaji mlo wa haraka kabla ya shuguli au kazi. Pia samaki wanaweza kupikwa kwa mboga, wali au ugali hivyo hufanya mlo kuwa kamili na wa ladha nne, napenda kula samaki kwa sababu ni sehemu ya mila na desturi katika familia yetu na jamii. Mara nyingi, pale tunaposherehekea hukuwa na chakula cha pamoja. Samaki huonekana kwenye meza, hivyo hufanya kula samaki kwa furaha ya kijamii. Kwa sababu si mlo wa kawaida tu bali ni sehemu ya kusherehekea na kushirikiana na familia au marafiki zaidi ya hayo napenda kula samaki kwa sababu hupunguza mzio wa chakula kingine. Samaki ni rahisi kumengenya hivyo ni mzuri kwa watoto wazee na wale wanaotaka kula lishe bora bila kuadhiri tumbo. Pia kula samaki mara kwa mara husaidia mwili kwa na nguvu na kudumisha afya ya ngozi, nywele na meno. Kwa ujumla napenda kula samaki kwa sababu ladha yake ni nzuri na ni lishe bora rahisi kupika na ni sehemu ya mila ya familia na ni rafiki wa afya. Samaki si tu chakula bali ni mlo unaonipa furaha nguvu na lishe bora kwa mwili wote. Kila unapokula samaki kwa umakini na mlo mzuri unapata furaha kipekee ya mwili na akili.

Kwihanisha kazi na maisha ya kibinafsi ni jambo muhimu sana kwa kila mtu. Kwa sababu, huadhiri afya ya mwili na akili. Furaha binafsi na ufanisi kazini. Katika dunia ya sasa, ambapo watu wengi wanajishugulisha na kazi nyingi na changamoto za kila siku, nirahisi kupoteza muda muhimu wa familia, marafiki na burudani. Hivyo basi kuwa na mbinu sawa kuwoanisha kazi na maisha ya binafsi. Unahakikisha maisha ni yenye mpangilio, furaha na, afya njema. Kwanza kabisa, ninaanza kwa kupanga muda wa kazi na muda wa kibinafsi. Hii inamaanisha kuwa na ratiba ya kila siku au ya kila wiki ambapo muda wa kazi umewekwa wazi na muda wa familia marafiki, burudani na mapumziko pia umewekwa. Kwa mfano, ninaweka muda wa kuanza kazi asubuhi, mapumziko ya mchana na mwisho wa muda wa kazi baada ya muda huo, ninahakikisha napumzika kushiriki wakati na familia au kufanya mambo ninayopenda. Kupanga, muda husaidia akili na mwili kupumzika. Na kunifanya, nitimize majukumu yote bila kuchoka au kuadhiri afya yangu. Pili, napendelea kutoa kipaumbele kwa kazi na shuguli binafsi. Si lazima kufanya kila kitu kwa wakati mmoja, kazi ninapoweka malengo maalum na muhimu na kuzishugulikia, hatua kwa hatua, ninaepuka, msongo na kuchoka. Vivyo hivyo, katika maisha binafsi, ninazingatia kufanya mambo yanayonipa furaha kama kutumia muda na familia marafiki au kujishugulisha na burudani, njia hii ya kutoa kipaumbele husaidia kuondoa migongano kati ya kazi na maisha ya kibinafsi. Tatu kuweka mipaka thabiti ni muhimu sana. Hii inamaanisha kwamba napanga muda wa kazi na si kuchukua kazi nyumbani bila mpango. Kutochukua simu za kazi usiku kuzingatia muda wa kupumzika bila kuingiliwa na barua pepe au mawasiliano ya kazi. Mipaka hii husaidia akili kupumzika kuondoa msongo na kudumisha mahusiano mazuri na familia na marafiki. Pia hutoa uwajibikaji kazini. Kwa sababu unapokuwa na akili safi, unafanya kazi kwa ufanisi zaidi wakati wa muda wa kazi. Nne, napendelea kusimamia afya yangu, ili kuendana na kazi na maisha binafsi. Kufanya mazoezi kula, chakula bora, kunywa maji ya kutosha na kupata usingizi wa kutosha ni mambo muhimu. Hii inasaidia mwili kuwa na nguvu, za kufanya kazi kwa ufanisi na pia kushiriki kikamilifu katika maisha binafsi. Afya nzuri pia inafanya mtu kwa na mawazo safi na kufanya maamuzi bora kazini na nyumbani zaidi ya hayo napenda kutumia muda pamoja na wenzangu kazini na familia. Kuwa na mazungumzo ya wazi na wenzangu kazini, kuna rahisisha kazi na kuondoa migongano huku wakati wa familia ukitumika kushirikiana, kucheka na kusaidiana. Hii inaboresha urafiki, mahusiano na furaha kibinafsi. Mwisho kupanga malengo ya kazi na binafsi husaidia kufanikisha kila jambo bila kuchanganyikiwa. Malengo ya kazi yanasaidia kuzingatia kazi muhimu na malengo binafsi husaidia kudumisha furaha afya na maendeleo ya kibinafsi. Wakati wowote kazi na binafsi napoendana mtu anahisi kuwa na amani furaha na maisha yenye maana. Kwa ujumla, kuyainisha kazi na maisha ya kibinafsi, unahitaji kupanga muda vizuri, kutoa kipaumbele kuweka mipaka, kudumisha afya, kushirikiana na wenzake na kupanga malengo. Njia hizi husaidia mtu kufanya kazi kwa ufanisi, kufurahia maisha binafsi na kudumisha uiano wa maisha, afya na furaha ya kweli.

Wakati wa mapumziko ya mchana napenda kuchukua hatua za kupumzika, kurejesha nishati na kuandaa akili kwa kazi inayofuata. Mapumziko ya mchana ni muhimu sana kwa kila mtu anayefanya kazi au masomo kwa sababu husaidia mwili na akili. Kupumzika, kupunguza uchovu na kuongeza ufanisi kwa sehemu za kazi zilizobaki. Sio tu mapumziko ya kimwili bali pia akili kwani akili yenye uchovu haiwezi kufanya kazi vizuri. Kwanza kabisa napenda kuchukua muda wa kupumzika kwa kimwiri. Hii naweza kuwa kukaa chini kwa utulivu, kuoga maji kidogo au hata kutembea kwenye sehemu yenye hewa safi. Kupumzika kwa kimwiri kunasaidia mwiri kuondoa uchovu uliokusanyika asubuhi kurekebisha nguvu na kuandaa nishati kwa kazi nyingine. Pia kunapunguza hatari ya kuwa na uchovu wa muda mrefu au stresi zinazohusiana na kazi. Pili napenda kula chakula kidogo au vinywaji wakati wa mapumziko ya mchana. Mara nyingi chakura cha mchana si kikubwa sana lakini hunisaidia kurekebisha nishati mwilini. Kwa mfano, kula matunda sandwiches au kunywa maji au juisi hunisaidia kujaza nishati na kuondoa hisia ya uchovu. Hii ni muhimu hasa ikiwa kazi inaendelea hadi jioni au ikiwa masomo yamekuwa makali asubuhi yote. Tatu, napenda kutoa muda wa kupumzika akiri. Hii inamaanisha kutoangalia simu mara nyingi kuepuka kuendelea na kazi au masomo kwa haraka. Na badara yake kusoma kitu kidogo cha burudani, kusikiliza muziki tulivu au hata kufikiria kwa utulivu. Kupumzika, na kirinku inanisaidia kuona mawazo safi, kupunguza msongo wa mawazo. Na kurekebisha mtazamo wa kufanya kazi kwa ufanisi baadae. Nne, wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kushirikiana na wenzangu au marafiki kwa mazungumzo ya kirafiki. Hii inaboresha hisia za furaha kupunguza stressi na kunisaidia kuondoa hisia za uchovu. Mara nyingi kucheka na wengine au kushirikiana mawazo madogo kunaboresha hali ya kazi baada ya mapumziko zaidi ya hayo napenda kupanga ratiba ya mchana hili kwa kuhakikisha mapumziko haya hayapotezi muda bali ya nachangia ufanisi. Kwa mfano napanga muda wakula kupumzika na kuandaa kazi ya badae. Hii hufanya mwapumziko kuwa na amani maana na kunisaidia kufanya kazi kwa makini zaidi baadae. Mwisho napenda kutumia mapumziko ya mchana kurekebisha mwili na akili kwa shughuli Zinazofuata. Kuwa na nishati na kudumisha furaha binafsi wakati unapumzika vizuri mchana. Unapata nguvu za kuendelea mawazo safi na akili yenye utulivu. Jambo ambalo hufanya kazi ya baadae iwe na ufanisi zaidi. Kwa ujumla, wakati wa mapumziko ya mchana ni nafanya kupumzika kimwili, kiakili, kula kidogo, kunywa maji, kushirikiana na wenzangu na kupanga ratiba ya baadae. Shughli hizi husaidia mwili na akili kuwa na nguvu, kupunguza msongo na kufanya kazi ya masomo yaliyo baki kuwa na ufanisi na furaha zaidi.

Wakati wa wasiwasi, mimi napendelea kuchukua hatua mbalimbali na za kutulia kutuliza akili kuthibiti hisia na kupunguza mkazo wasiwasi ni hali ya kawaida inayotokea pale mtu anapokuwa na mashaka hofu au changamoto zinazomhusu lakini ikiwa haidhibitiwi, inaweza kuathiri afya ya akili, mwili, ufanisi kazini na mahusiano ya kijamii. Ni muhimu kujua mbinu unazosaidia kupunguza wasiwasi na kudumisha utulivu wa ndani. Kwanza kabisa, napenda kupumua kwa kina na kwa utulivu. Kupumua, utulivu kunasaidia kupunguza mapigo ya moyo haraka, kupunguza shinikizo la damu na kutuliza akili. Kwa mfano, napumua kwa kina mara kadhaa, nikizingatia kupumua na kutoa hewa taratibu. Njia hii, hufanya mwili usikie utulivu na kunisaidia kuondoa hisia za hofu, zinazohusiana na wasiwasi. Pili, napenda kutafakari au kufanya mazoezi akili. Hii, inaweza kuwa kuzingatia mawazo mazuri, kuandika hisia au changamoto kwenye karatasi. Au kujaribu kuona tatizo kwa mtazamo mpana kutafakari husaidia kutambua sababu ya wasiwasi. Kuona suluhisho na kupunguza hisia zisizo na maana zinazoongeza mkazo mbinu hii hufanya akili ibaki yenye utulivu na nguvu za kushughulikia changamoto. Tatu napenda kushirikiana na mtu wa kuaminika wakati mwingine kuzungumza na rafiki familia au mshauri kunanisaidia kutoa hisia kupata ushauri na kuona tatizo kwa mtazamo mpya. Kujieleza hufanya hisia zisizo nzuri, zisizidi na mara nyingi mtu mwingine anaweza kunisaidia kupata suluhisho au, mitazamo wa chanya wa hali hiyo. Nne, napenda kupumzika kwa shughuli zinazofurahisha. Kwa mfano, kusikiliza muziki tulivu, kusoma kitabu, kutembea kidogo nje au kufanya shughuli za burudani, shughuli hizi husaidia akili kupumzika. Kuondoa msongo wa mawazo na kuongeza hisia za furaha na amani kwa kawaida, hii hufanya mtu arudi kwenye hali ya kawaida na kuwa na nguvu zaidi zaidi ya hayo, napenda kupanga suluhisho kwa hatua ndogo, wakati wa wasiwasi, mara nyingi mtu anashughulika na tatizo kwa wingi, jambo linaloongeza hofu. Kwa kugawa tatizo kuwa hatua ndogo, ninaweza kushughulikia kila kipengele kwa utulivu na ufanisi. Hii husaidia kupunguza hisia za msongo na kuongeza uhakika wa mafanikio. Mwisho, napenda kujilinda kiafya wakati wa wasiwasi hii ni, ni pamoja na kula vizuri, kunywa maji, kufanya mazoezi madogo na kupata usingizi wa kutosha. Afya nzuri ya mwili husaidia akili kushughulikia msongo kwa urahisi na kudumisha utulivu.

Kwa upande wangu, jambo la dini ambayo ni muhimu sana kwangu ni imani na maadili ya kimaadili. Imani ni msingi wa maisha ya kiroho kwa sababu hutoa nguvu matumaini na mungozo wa jinsi mtu anavyoweza kuishi kwa ufasaha. Hata pale changamoto zinapojitokeza pia dini hutoa maadili na makosa ya kuishi meema. Kama kuwa mwaminifu kusaidia wengine, kusamehe na kuheshimu watu wengine. Hii husaidia mtu kuwa bora si tu kwa si tu kiroho bali pia kijamii. Kwanza kabisa, imani ni muhimu kwangu kwa sababu inahimiza matumaini na, udhabiti na wa akili katika maisha, mara nyingi kuna changamoto hofu au wakati mgumu. Imani hutoa uhakika kwamba kuna nguvu kubwa au mwongozo wa kiroho. Unaosaidia matumaini uhakikishe matumaini hakikishe changamoto kwa moyo na wa udhabiti. Pili, dini ni muhimu kwangu kwa sababu inahimiza maadili mema. Mafundisho ya dini hutoa mwongozo wa tabia njema. Kama kusaidia wengine kusamehe kuwa mkweli na kuheshimu wazee na wenzetu. Tabia hizi husaidia kudumisha mahusiano mazuri na jamii na pia hufanya mtu kujihisi amani na furaha. Kwa mfano, kusaidia jirani au mpenzi bila kutarajia malipo. Kunaleta furaha ya kweli na utulivu wa moyo. Tatu, dini ni muhimu kwangu kwa sababu inahimiza ibada na unyenyekevu kufanya. Kufanya ibada au sala, kunanisaidia kuwa na muda wa kutafakari, kuondoa wasiwasi na kuunganishwa na nguvu ya kiroho. Hii hutoa amani ya ndani, nguvu za kiakili na motisha ya kufanya mema kila siku unyenyekevu unaojitokeza katika dini husaidia kuwa na heshima kwa wengine, kukubali makosa yako na kujifunza kutoka kwa wengine. Nne, dini ni muhimu kwangu kwa sababu inahimiza mshikamano wa kijamii. Shule kanisa au jumuia za kidini huwa na mikutano. Misa au shughuli za kijamii zinazosaidia watu kushirikiana, kusaidiana na kujenga jumuia yenye mshikamano. Hii ni muhimu kwa sababu maisha si ya mtu mmoja na kuwa sehemu ya jumuia kunanisaidia kujihisi kuthaminiwa na kushirikiana na wengine zaidi ya hayo dini ni muhimu kwa sababu inahimiza matumaini na kukabiliana na changamoto, mafundisho na ya dini hunipa mungozo pale ninapokosa njia au wakati maisha yanapokuwa magumu. Hii inarahisisha kufanya maamuzi kudumisha moyo dhabiti na kushughulikia changamoto kwa hekima na uvumilivu. Kwa ujumla jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni imani. Maadili mema ibada mshikamano wa kijamii na matumaini wakati wa changamoto.

Mazoezi yangu ya kila siku ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Kwa sababu husaidia kudumisha afya ya mwiri kuongesa nishati na kuboresha akili. Kwa hivyo, ninaweka munda maarumu wa kufanya mazoezi si tu kwa sababu ya mwiri bali pia kwa ajiri ya afya ya akili na furaha binafsi. Kwanza kabisa, aina ya mazoezi ninayofanya ni mchanganyiko wa kukimbia kufanya mazoezi kwenye gym na michezo ya team. Kukimbia ni mojawapo ya jessi nazopenda zaidi kwa sababu hufanya moyo wangu kuwa na nguvu huongeza stamina na kunisaidia kupumua kwa urahisi zaidi. Gym ni muhimu kwa sababu hutoa nafasi ya kufanya mazoezi ya nguvu. Kama piga dumbbell kufanya squats, pushups na mazoezi ya core ambayo husaidia misuri yangu kuwa na nguvu na mwili kuwa na mtindo mzuri. Michezo ya timu kama mpira wa miguu au mpira wa kikapu hufraisha sana kwa sababu si tu huongeza mwili kuwa na nishati bari pia hufundisha mshikamano ushirikiano na furaha ya pamoja. Mara ngapi nafanya mazoezi kwa wiki inategemea ratiba lakini kwa kawaida nafanya mazoezi angarau mara nne na tano kwa wiki. Kukimbia mara tatu, gym mara mbili na mara nyingine kushiriki michezo ya timu wakati wa wikendi. Hii inasaidia kuhakikisha mwiri unapata mazoezi ya kutosha. Lakini pia sina uchovu mwingi unaoharibu burudani ya maisha. Wakati naopenda kufanya mazoezi ni asubui mapema au jioni. Asubui mwiri bado hujashugulika sana na shughuli za siku. Hivyo ni rahisi kuamka kufanya mazoezi na kuanza siku kwa nishati nzuri. Jioni pia ni nzuri hasa baada ya kazi au masomo kwa sababu husaidia kuondoa stress ya siku nzima. Kulekebisha mwiri na kuluhusu mwiri kuluhusu akiri kupumzika kabra ya usingizi. Wakati wa jioni pia mara nyingi huwa na hewa safi na mtiririko wa nishati. Ni mzuri kwa michezo ya nje. Baada ya mazoezi najihisi nishati imeongezeka. Akiri imefunguka. Na mwiri umeregea kwa furaha. Kukimbia au kufanya mazoezi kwenye gym husaidia kuondoa uchovu wa kwanza huku mwiri unachukua oxygen. Saidi na misuri ikapumzika. Pia najihisi furaha ya kiakiri kwa sababu mazoezi huchochea edorphins ambazo ni kemikali zinazofanya mtu ajisikia furaha na amani baada ya mazoezi napenda kunywa maji kula chakura kidogo cha protein au matunda. Na kupumzika kidogo ili mwili ujirekebishe na kuenderea na shughuri na siku kwa nguvu. Saidi ya hayo, mazoezi huongeza nidhamu na utaratibu wa maisha yangu. Kwa ya sababu, ninaweka ratiba ya mazoezi kila siku. Ninasoma mwili wangu kujua mipaka na kudumisha utulivu wa akili. Hii husaindia pia kupanga ratiba nyingine za kazi, masomo na burudani bila kuchanganya mambo.

Ndio, kusaidia jamii ni jambo muhimu sana kwa sababu jamii ndio msingi wa maisha ya kila mtu. Hakuna mtu anayeishi peke yake kila mmoja wetu, anategemea mwenzake kwa jinsi moja au nyingine. Kwa hivyo, ninaona ninasaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali iwe ni kwa matendo, madogo ya kila siku au kushiriki katika shughuli za pamoja. Kusaidia jamii hakuanzi na kuwa na mali nyingi bali huanzia na moyo wa kujitolea huruma na kuwajali wengine. Kwanza kabisa, ninasaidia jamii yangu kwa kutoa msaada wa kijamii na kihisia. Hii inamaanisha kuwasikiliza watu wanapokuwa na matatizo kuwapa moyo wanapokata tamaa na kuwashauri pale wanapohitaji msaada. Mara nyingi watu hawahitaji pesa, bali wanahitaji mtu wa kuwasikiliza na kuwaelewa. Kwa kuzungumza na jirani, rafiki au mwanafamilia anaipitia changamoto. Inachangia amani na mshikamano katika jamii. Hii hujenga mahusiano, mazuri na kuimarisha upendo miongoni mwa watu. Pili, inasaidia jamii kwa kushiriki katika shughuli za kijamii. Hii inaweza kuwa kushiriki katika usafi wa mazingira, kupanda miti au kusaidia katika shughuli za kijiji, kanisa, msikiti au shule. Kwa mfano, kushiriki kusafisha mazingira, husaidia kulinda afya ya jamii, kwa ujumla na kuzuia magonjwa. Kupanda miti, husaidia kuhifadhi mazingira na kuhakikisha maisha bora kwa vizazi vijavyo. Ushiriki huu unaonyesha uwajibikaji na kujali maendeleo ya jamii. Tatu, ninasaidia jamii kwa kusaidia watu wanaohitaji kulingana na uwezo wangu. Hii, inaweza kuwa kusaidia watoto wazee wagonjwa au watu wenye uhitaji maalumu. Wakati mwingine ni kwa kutoa chakula nguo au msaada mdogo kwa kifedha wakati mwingine ni kwa kutoa muda na nguvu. Kama kusaidia kazi ndogo au kuwahudumia. Matendo haya, huleta furaha si tu kwa anayesaidiwa, bali pia kwa anayesaidiwa, anayesaidia kwa sababu anajenga utu na huruma. Nne, ninaona, ninasaidia jamii yangu kwa kuwa mfano mzuri wa tabia njema. Kuwa mkweli, mwenye nidhamu, mwenye heshima, mwenye bidii kazini, huchangia jamii bora. Watu hujifunza kwa kuangalia matendo ya wengine kwa kuishi maisha ya heshima na maadili mema. Ninahamasisha wengine kuishi kwa njia inayojenga amani na maendeleo. Tabia njema hupunguza migogoro, huongeza uaminifu na huimarisha mshikamano wa jamii. Tano, inasaidia jamii kwa kudhamini elimu na kushiriki maarifa. Kushirikisha wengine maarifa ndio wapata kama kuwasaidia wanafunzi katika masomo. Kuwashauri vijana kuhusu maisha au kushiriki ujuzi wa kazi au kielimu husaidia jamii kukua kielimu na kiuchumi. Elimu ni nguzo muhimu ya maendeleo ya jamii na kila mtu anayechangia elimu kwa namna yoyote husaidia kujenga jamii imara na yenye matumaini. Mwisho ninasaidia jamii kwa kudumisha amani na mshikamano. Kuepuka migogoro kusuluhisha tofauti kwa mazungumzo na kuheshimu maoni ya wengine ni njia muhimu ya kuimarisha jamii. Amani, huwezesha maendeleo ushirikiano na furaha ya pamoja. Kwa kuwa mtu wa amani, inachangia mazingira mazuri ya kuishi kwa kila mtu.

Napenda kula chakula cha jioni ambacho ni chenye afya kirafiki na kinachonipa nishati baada ya siku nzima. Chakula cha jioni si tu kinapaswa kuniridisha kuniridhisha njaa iliyokusanywa siku nzima bali pia kinapaswa kuwa rafiki wa mwili kiakili na pia kikiwa na ladha mzuri. Kwa hivyo, ninapendelea chakula cha jioni, kinachojumwisha protein, wanga, mboga, mara nyingine, matunda ili mwili unavyohitaji usiku uzidishe, nishati na uchukue chakula vizuri hasa kabisa, napenda kula nyama, yenye, wanga na mboga. Kwa mfano, samaki au kuku iliyopikwa vizuri, ikiunganishwa na wali, ugali, au pasta. Pamoja na mboga safi, za majani, kama spinach, mchicha, au kabeji, hii hutoa mlo kamili. Protein kutoka kwa nyama, wanga kama chanzo cha nishati, na vitamin, na madini kutoka kwa mboga. Mlo huu hufanya mwili nijisikie uliojaa lakini si mzito sana usiku. Pili, napenda kula chakula ambacho ni kizuri kiakili na hutoa furaha. Hii, inaweza kuwa chakula kilichopikwa kwa ladha nzuri na kwa mara nyingine kinachoshirikiana na familia au marafiki. Chakula kizuri huchangia furaha akili na kufanya jioni kuwa muda wa kupumzika kushirikiana badala kuwa mzito tu. Kwa mfano, supu ya mboga au mlo tamu kama wali na maharagwe, unaweza kuleta utulivu wa undani na furaha ya pamoja. Tatu, napenda kula chakula cha jioni kinachokuwa rahisi kumeza na kusagika vizuri. Kwa kuwa jioni haufanyi kila wakati mwili unakaribia kupumzika. Ni muhimu kuepuka vyakula vyenye mafuta mengi sana au vilivyochakatwa. Chakula kizuri kizuri ni rahisi kumengenya, husaidia usingizi mzuri na husababishi usumbufu tumboni. Kwa mfano mboga za kukaanga kidogo. Samaki au kuoka au wali wa mchele mzuri ni chaguo nzuri mara nyingine napendelea kula chakula chenye latha ya kipekee au kilicho cha kitamaduni kwa mfano chakula cha kitamaduni kama ugali na sukuma wiki. Wali na maharagwe au nyama ya kitoweo hutoa hisia utamaduni na kumbukumbu nzuri. Hii hufanya chakula cha jioni si tu kimejaa mwili bali pia kiakili kwa huchangia furaha amani na hisia za pamoja na familia zaidi ya hayo chakula cha jioni napenda kuviunganisha na vinywaji vinavyofaa kama maji ya kutosha chai ya jioni au juisi ndogo hiyo husaidia mwili kupumzika kushughulikia nishati inayohitajika na kurahisisha umengenyaji wa chakula.

Kiwa, chakula ninachokipenda zaidi ni wali na kuku wa kupikwa vizuri. Hasa kuku wa kukaangwa au wa kuchemshwa kwenye mchuzi mzito wenye viungo vya asili hiki ni chakula kinachonipa furaha kubwa sana. Si kwa sababu ya latha tu, bali pia kwa sababu kinaniletea kumbukumbu nzuri na kunifanya nijisikie nimerithika kabisa baada ya kula. Napenda chakula hiki kwa sababu ni mlo kamili. Unaoshirikisha wanga, protein na mara nyingi mboga pembeni jambo linalonifanya, mwili na akili kuridhika. Kwa kawaida, napenda kukila chakula hiki nyubani Asa jioni au wakati wa wikendi. Nyumbani ndipo ninapohisi utulivu na chakula kinapoliwa katika mazingira ya familia watu wa karibu. Ladha yake uongezeka zaidi. Pia napenda kukila kwenye sherehe ndogo za kifamilia au siku maalumu kama vile siku kuu. Kwa sababu mara nyingi uandaliwa kwa uangalifu na upendo mwingi. Wakati mwingine, nikitoka au kusafiri, ninaweza kukila kwenye mkahawa nzuri. Lakini latha ya nyubani bado hubaki ya kipeke zaidi. Kwa upande wa latha, wali na kuku ni chakula chenye latha tamu na kuvutia sana. Kuku unapopikwa vizuri huwa laini wenye mjuzi, wenye ya harufu mzuri ya vitungu, nyanya, tangawizi na viungo vingine. Wali ufionza mjuzi huo na kufanya kila kijiko kiwe kitamu sana. Mchanganiko kwa kuku na wali na labda mboga kama kabeja au skuma wiki hufanya chakula hiki kuwa cha kuvutia macho kitamu sana kinywani harufu yake tu inapokua jikoni unifanya nihisi njaa na hamu ya kula. Nakumbuka mara ya kwanza nilipokila chakula hiki kwa namna nilio kipenda sana. Nilikuwa nyumbani nikiwa mdogo. Nilielezwa kuhusu chakula hiki na mama au shangazi ambaye alikuwa anapika kuku kwa ustadi mkubwa sana alifudisha pia kwamba chakula kizuri hakiusu ladha tu bali pia upendo unawekwa wakati kukipika. Tangu wakati huo chakula hiki kilianza kuwa maalum sana kwangu na kila mara nikikila unikumbusha malezi familia na nyakati za furaha za utotoni. Mara ya mwisho nilikila chakula hiki kilikuwa sio muda mrefu uliopita labda wiki uliopita. Kilikuwa ni chakula cha jioni na nilikila kwa furaha kubwa baada ya siku ndefu ya kazi au shuguli baada ya kukila nilijiskia, nimeshiba, nimeridhika na nikiwa na amani ya moyo. Hii inaonyesha kuwa chakula ni nachokipenda si tu unishibisha kimwili bali pia unipa furaha ya kiakili. Kwa ujumla chakula ninachokipenda zaidi wali na kuku. Ni chakula chenye ladha nzuri, kumbu kumbu za familia na ramani ya kipeke katika maisha yangu. Ni chakula kinachonifanya nijisike nyumbani popote nilipo na kila mara nikikila unikumbusha umuimu wa chakula, familia na kushirikiana na upendo.

Kufanya kazi na timu ya mbali ni jambo ambalo limekua sehemu muhimu ya maisha ya kazi ya kisasa Asa kwa sababu teknolojia imewezesha watu kushirikiana bila kuhitaji kuwa sehemu moja ya ofisi. Njia ninavyoshirikiana na timu ya mbali inaitaji mpangilio mzuri. Mawasiliana ya wazi, nidhamu, binafsi na kutumia sana zinazofaa. Kwa kweli, kufanya kazi na timu ya mbali, kunahitaji mkakati tofauti, kidogo kuliko timu ya karibu, kwa sababu hatuwezi kuzungumza uso kwa uso kila wakati. Kwanza kabisa, napanga ratiba na malengo wazi, kabla ya kuanza mradi, mimi na timu nakubaliana juu ya majukumu ya kila mmoja. Mda wa kukamilisha kazi na matokeo yanayo tarajiwa. Kupanga ratiba husaidia kuhakikisha kila mshirika anajua njia anachoitaji kufanya na dini na pia uondoa mkanganyiko au migongano. Pia ratiba inaongeza uwajibikaji kwa sababu kila mtu anajua mipaka ya kazi yake na anahitahidi kuikamilisha. Pili mawasiliana ya mara kwa mara na wazi ni muhimu sana. Tunatumia sana za mtandao kama barua pepe, whatsapp, sraka, au zoom kwa ajili ya mazungumzo ya haraka na mikutano ya kikundi. Kila wakati tunapokuwa na changamoto wa tunapohitaji kuratiku jambo. Tunafahamiana mara moja kuzungunza wazi, kunapunguza makosa kutoelewana na hufanya kila mshiriki aisikie kuwa sehemu ya timu. Pia mara nyingine tunatumia video call ili kuona uso wa wenzetu jambo inaloongeza mshikamano wa kibinafsi hata kama tunafanya kazi mbali. Tatu, kuzingatia nidhamu, binafsi ni jambo muimu. Kwa kuwa timu ipo mbari, kina mshirika, anapaswa kuwa na nidhamu ya kuzingatia muda kukamilisha majukumu kwa wakati na kufuata miongozo ya timu. Nidhamu hii inahakikisha kuwa miradi unaendelea bila kuchelewa na kila mtu anahisi huwajibikaji pia nidhamu usaidia kudumisha heshima na na mshikamano miongoni mwa timu nne mimi na timu tunatumia sana kidigitali sinazosaidia ushirikiano. Kwa mfano tunatumia Google Docs, Notion ushirikiana kwenye nyaraka, Terp au asana kufuatiliaa maendeleo ya kazi, na Dropbox au Google Drive kufaidi kwa uraisi. Sana hizi hufanya kila mshirika awe na taarifa zinazohitajika, kuondoa mkanganyiko. Na kunakikisha kazi inaendelea kwa uraisi bila kuadhiri muda huu bora zaidi ya hayo napenda kushirikiana kwa furana. Kuonyesha shukuran kwa wenzangu. Hii ni muhimu sana kwa timu mbali. Kwa sababu mara nyingi mtu haoni ushirikiano. Kwa moja kwa moja au heshima ya uso kwa uso. Kwa hivyo napenda kuandika maneno ya pongesi. Kushukuru kwa hizo iliyokamilika na kushirikiana mawazo ya ubunifu. Hii junifanya mshirika yeyote ajisikie kuwa sehemu ya timu na kuchochea motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Mwisho tunapo karibiana na changamoto. Tunaweka mikakati kushughulikia matatizo pamoja. Tunajadiliana suluhisho kuzungumza kwa heshima. Tuna na kujaribu mbinu mpya ili kuhakikisha kila tatizo. Linaisha bila kuadhiri uradi mzima. Ushirikiano huu unaimaarisha mshikamano wa timu. Ata kama kila mtu yupo mbali kimwili.

Ndiyo, napenda kuimba. Na kuimba ni mojawapo ya shuguli zinazonipa furaha utulivu wa moyo na uhuru wa kujieleza. Ingawa si lazima kuimba kitaalamu au jukwani. Kuimba kuna kuwa na maana kubwa sana kwangu kwa sababu kunanisaidia kuwachilia hisia na kuboresha hali yangu ya kihisia. Kuimba ni kama lugha ya pili ya moyo. Wakati mwingine maneno hayawezi kueleza ninavyohisi lakini wimbo unaweza kufanya hivyo kwa urahisi. Kwanza kabisa, napenda kuimba kwa sababu kunanifanya nijisikie huru na mwenye amani. Nikiwa peke yangu, nyumbani nikifanya kazi au hata nikiwa njiani, kuimba hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati wa uchovu au mawazo mengi, kuimba wimbo ninaoupenda hunifanya nijisikie mwepesi na kunirudishia nguvu. Nikama tiba ya siri ambayo, hainigharimu chochote lakini inanipa faraja kubwa. Pili, napenda kuimba kwa sababu huongeza furaha na kujiamini. Hata kama sauti yangu si ya kitaalamu, kuimba hunifanya nijione nikiwa huru kujieleza bila kuogopa kuhukumiwa. Kuimba kuna nifudisha kukubali na nafsi yangu jinsi nilivyo na kuthamini kile nilicho nacho. Wakati mwingine, kuimba mbele ya marafiki au familia huleta kicheko furaha na kuimarisha mahusiano. Tatu, napenda kuimba kwa sababu huunganishwa sana na muziki ninaoupenda. Napenda kuimba nyimbo za injili, nyimbo za kutia moyo au muziki wa kitaratibu unaokuza moyo aina hizi za nyimbo hunisaidia kutafakari, maisha, kushukuru na kuwa na matumaini maneno ya nyimbo mara nyingi, hunifudisha maadili kama subira, upendo, imani na bidii. Nne, kuimba hunisaidia kuboresha hisia zangu za ndani. Nikiwa na huzuni, wimbo hunisaidia kutoa hisia hizo baada ya kuzificha. Nikiwa na furaha, wimbo hunifanya nishiriki furaha hiyo kwa sauti. Hii, hunisaidia kuwa na usawa, wa kihisia na kunifanya, nijisikie nafuu zaidi. Kuimbo pia, hunisaidia kupumzika akili baada ya siku ndefu ya kazi ya masomo. Zaidi ya hayo, napenda kuimba kwa sababu huleta watu pamoja. Katika sherehe, ibada au mikutano ya kijami. Kuimba pamoja huongeza mshikamano na umoja. Watu wanapounganisha sauti zao, hujenga hisia ya kuwa kitu kimoja. Hii hunifanya nihisi kuwa sehemu ya jamii na kunikumbusha umuhimu wa kushirikiana na wengine. Kwa ujumla, napenda kuimba kwa sababu kunanipa furaha, kunanituliza moyo, kunanisaidia kujieleza na kunanijenga kihisia na kijamii. Kuimba si lazima kuwa kwa sauti nzuri sana bali ni khusu hisia z moyo na uhuru wa kujieleza. Kwangu kuimba ni zawadi ndogo lakini yenye maana kubwa sana katika maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda kupumzika baada ya mazoezi ya yoga au meditation kwa sababu unanisaidia kutuliza akili kuondoa msongo na kurudisha nguvu mwilini na ki akili. Mazoezi haya si tu ya nagusiana na mwili bali pia husaidia hisia na fikra zangu kwa sawa. Kwanza napenda kueleza ni nini kinachonifanya nitulia baada ya yoga au meditation baada ya kufanya na sana mazoezi ya yoga au kupumzika kwa umakini na jiskia mshikamano wa ndani, utulivu na amani na amani ya moyo. Kupumzika kwa makini kuna nisaidia kutenganisha mawazo yanayo shughulisha akili. Kupunguza hofu au wasiwasi na kuniruhusu kuzingatia sasa na hapa hisia hizi za tulivu hufanya nifurahie mwili wangu hisia zangu na akili zangu kwa pamoja. Pili napenda kukumbuka jinsi nilivyopata njia hii ya kupumzika lilianza kujifunza yoga na meditation kwa msaada wa mwalimu au kwa kuangalia video za mazoezi mtandaoni. Kwanza ilikuwa ngumu kuzingatia pumzi na kupumzika kwa utulivu lakini kwa mazoezi ya mara kwa mara nilijifunza kuzingatia mwili wangu kuondoa mawazo yasiyo hitajika na kudumisha amani ndani yangu. Mazoezi haya ni kama safari ya kujifunza kujisimamia na kudhibiti akili tatu muda ninaochukua kupumzika hutegemea hali na wakati, mara nyingi napumzika kwa dakika ishirini hadi thelathini baada ya mazoezi. Lakini wakati mwingine hata dakika tano husaidia sana. Wakati huu napumzika naanza kwa kupumua kwa kina kuzingatia mwili na kukaa chini ya mawazo yote yanayoweza kunisumbua. Ni kipindi cha kutoa msongo na kujijaza nguvu mpya. Mwisho baada ya kupumzika napenda kuwaita hisia hizi kama amani ya ndani. Amani hii ni kama hali ya utulivu kwa akili urai siyo dhahiri na nguvu ya ndani hiyo. Inayonipa motisha kuendelea na shughuli zangu kwa utulivu na umakini. Napenda kuisimama, kuidhamini na kuirudisha mara kwa mara, kupitia meditation au yoga, hojubra kupumzika badaa ya yoga au meditation, kufanya nifurahie amani ya ndani utulivu wa akili na nguvu ya mwili ni kipindi cha kujijaza nguvu kuondoa msongo na kujifunza kudhibiti hisia zangu. Hisia hii ya utulivu huchagia maisha yenye furaha amani na usawa zaidi.

Mie kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu ya mkononi. Simu imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku kwa sababu inanisaidia katika mawasiliano, elimu, kazi, burudani na hata usalama. Kwa kweli, maisha ya sasa yameunganishwa sana na teknolojia na simu imekuwa kama rafiki wa karibu. Ninaitegemea karibu kila wakati. Kwanza kabisa, simu ni muhimu kwangu kwa sababu ya mawasiliano. Pitia simu, ninaweza kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu wa kazi kwa urahisi sana. Kupiga simu, kutuma ujumbe mfupi au kutumia mitandao ya kijami kama WhatsApp, hunifanya niwe karibu na watu naopenda hata kama wako mbali. Mawasiliano haya hunipa faraja, huimarisha mahusiano na hunisaidia kushirikiana mambo muhimu kwa haraka. Pili, simu ni chombo kikubwa cha elimu na kujifunza kupitia simu ninaweza kusoma makala, kutazama video za elimu, kusikiliza miadhala, au kutafuta majibu ya maswali mbalimbali. Simu hunipa nafasi ya kujifunza wakati wowote na mahali popote. Hii ni muhimu sana hasa kwa mwanafunzi au mtu anayependa kuongeza maharifa yake ya kila siku. Kwa njia hii simu si si tu kifaa cha mawasiliano bali pia ni darasa la mkononi. Tatu simu ininanisaidia sana katika kazi na kupanga maisha. Napanga ratiba zangu kwa kutumia kalenda ya simu kuweka vikumbusho na kufuatilia majukumu ya kila siku. Pia ninaweza kutuma barua pepe kushiriki faili au kufanya kazi fulani mtandaoni bila kuhitaji kompyuta kila wakati. Hii huongeza fanisi wangu na kunisaidia kutumia muda vizuri saidi. Nne, simu ni muhimu kwa burudani na mapumziko. Nikiwa nimechoka au nina muda wa kupumzika ninaweza kusikiliza muziki, kwangalia video, kusoma vitabu vya kielektroniki au hata kucheza michezo midogo. Burudani hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa furaha ya muda mfupi. Lakini yenye maana tano, simu inanipa usalama na msaada wa dharura. Katika hali ya hatari na dharura, simu huniruhusu kuwasiliana haraka na watu muhimu au kudumu huduma za zarura. Pia ninaweza kutumia ramani, kutafuta njia, kujua mahali nilipo au kupata taarifa muhimu za haraka. Hii hunifanya nijisikie salama zaidi katika maisha ya siku ya kila siku. Hata hivyo pamoja na umuhimu wake najitahidi kutumia simu kwa nidhamu. Najua matumizi kupita kiasi yanaweza kuharibu muda au kuleta utegemezi mkubwa. Hivyo napanga muda kuitumia na kuhakikisha hainiondoi kwenye majukumu yangu muhimu au mahusiano ya ana kwa hana. Kwa ujumla simu ya mkononi ni kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila kwa sababu inanisaidia katika mawasiliano, elimu, kazi, burudani au salama. Si tu kifaa cha mawasiliano bali ni sanaa muhimu ya maisha ya kisasa. Kwa kutumia kwa busara, simu hunisaidia kuboresha maisha yangu na kunifanya niwe na ufanisi. Ufanisi tarifa na uhusiano nzuri wa dunia inayonizunguka.

Ndiyo, napenda sana kutumia mda na familia yangu kwa sababu familia ni nguzo muhimu sana katika maisha yangu. Mda ninaotumia na familia hunipa upendo, amani ya moyo, mshikamano na nguvu ya kuendelea na maisha. Kwangu, familia si watu wa kuishi nao tu, bali ni watu wananielewa, kunikubali na kunipa msaada wakati wa furaha na changamoto. Kwanza, kabisa napenda kutumia mda na familia yangu kwa kusungumza na kushirikishana mawazo. Tunapokaa pamoja huwa tunazungumzia mambo ya kila siku, mipango ya baadaye, masomo, kazi na changamoto tunazokutana nazo. Mazungumzo haya hunisaidia kuelewa hisia na mawazo ya kila mwanafamilia. Na pia hunipana nafasi ya kutoa maoni na ushauri. Kupitia mazungumzo, uaminifu, ujengeka na mahusiano yetu huimarika saidi. Pili, napenda kutumia mda na familia kwa kula pamoja. Kula chakula cha pamoja ni wakati muhimu sana kwangu kwa sababu huleta umoja na furaha tunapokaa mezani. Tunashirikia na chakula, vicheko na hadithi baribari. Wakati huu hunifanya nijisikie karimu saidi na familia yangu, na hunikumbusha umuhimu wa kushirikiana na kuthamimiana. Chakula kinakulwa si cha kushibisha tumbo tu bali pia cha kuimarisha mahusiano. Tatu napenda kutumia mda na familia kwa kushiriki shughuli za nyumbani au za kijamii. Tunaweza kufanya usafi wa nyumba pamoja, kupika, kulima au kushiriki katika sherehe na mikutano ya kifamilia. Shughuli hii hunifundisha ushirikiano, uwajibikaji na kusaidiana. Kufanya kazi pamoja huondoa ubinafsi na hujenga moyo wa pamoja. Ambapo kila mtu na anahisi kuwa sehemu muhimu ya familia. Nne, napenda kutumia mda na familia kwa kupumzika na kuburudika pamoja. Tunaweza kutazama runinga, kusikiliza mziki, kucheza michezo ya ndani au hata kutembea pamoja burudani hizi hureta furaha, kupunguza msongo wa mawazo na utengeneza kumbukumbu nzuri ambazo hubaki akilini kwa mda mrefu. Nyakati hizi hunifanya nijisikie salama na mwenye furaha kwa sababu ninakuwa na watu ninaopenda. Tano, napenda kutumia mda na familia kwa kusaidiana kupeana moyo. Wakati mmoja wetu anapokuwa na tatizo au changamoto, familia hukaa pamoja kumtia moyo na kumsaidia. Msada huu unaweza kuwa wa maneno, ushauri au vitendo. Kujua kuwa kuna watu wanaosimamia na kunijali hunipa nguvu kubwa ya kiakiri na kihisia. Mwisho kabisa napenda kutumia mda na familiakKwa kudhaminiana na kujifunza maadiri ya maisha. Kupitia wazazi ya wazee wa familia najifunza maadili kama heshima, uvumilivu, bidii na upendo. Mafudisho haya hunisaidia kuwa mtu bora katika jamii na katika maisha yangu ya kila siku. Familia hunifanya nikuwe si tu kimwili bali pia kiakili na kimaadili. Kwa ujumla napenda kutumia mda na familia yangu kwa kusungumza, kula pamoja, kushirikiana kazi, kuburudika, kusaidiana na kujifunza maadili ya maisha. Mda huu hunipa fulaha ya kweli, amani ya moyo na msingi imara wa maisha. Kwangu familia ni baraka kubwa na kutumia mda nao ni jambo ninaroro. Nipa thamani kubwa sana katika maisha yangu.

Ndio, navaa miwani, na kuvaa miwani ni jambo muhimu sana kwangu kwa sababu, linanisaidia kuona vizuri, kufanya kazi kwa ufanisi na kulinda macho yangu. Miwani, si mapambo tu, bali ni kifaa cha afya na msaada wa kila siku katika maisha yangu. Kwanza kabisa, navaa miwani kwa sababu ya kuboresha uwezo wa kuona, bila miwani ninaweza kupata shida ya kuona vitu vilivyo mbali au karibu, jambo linaloweza kuadhiri kusoma, kuandika au kufanya kazi zinazohitaji umakini. Miwani hunisaidia kuona kwa uwazi zaidi. Hivyo kunirahisishia kufanya shuguli za kila siku bila kuchoka. Macho au kupata maumivu ya kichwa. Pili, miwani inisaidia sana katika masomo na kazi nikiwa ninasoma. Nasoma vitabu. Kutumia simu au kuangalia kompyuta, miwani hunisaidia kulinda macho yangu, dhidi ya kuchoka haraka, hii hunifanya niweze kuzingatia kazi kwa muda mrefu zaidi na kuongeza ufanisi wangu. Bila miwani. Bila miwani ningehitaji kupumzika mara kwa mara kwa sababu ya macho kuuma au kuona ukungu. Tatu, navaa miwani kwa nji ya kulinda macho. Kuna aina za miwani zinazolinda macho dhidi ya mwanga mkali au jua mwanga wa 'screen'. Aina hii, ya miwani husaidia kupunguza madhara ya mwanga mkali, kulinda macho dhidi ya uchovu na kusaidia afya ya macho kwa muda mrefu. Hii ni muhimu sana, hasa katika sama za teknolojia ambapo tunatumia 'screen' mara kwa mara. Nne, miwani, pia imekuwa sehemu ya mtindo na mwonekano wangu, ingawa lengo kuu ni kuona vizuri, miwani inaweza pia kuongeza kujiamini na kufanya mtu aonekane nadhifu. Kuchagua miwani inayofaa, uso wangu hunifanya nijisikie vizuri, zaidi ninapokuwa mbele ya watu au kwenye shughuli za kijamii. Mwisho, navaa miwani, kwa sababu imenifudisha kujijali na kuthamini afya yangu. Kuvaa miwani ni kukubali hali yangu na kuchukua hatua sahihi za kujisaidia badala ya kupuuza tatizo. Hii hunifanya nijisikie huru, mwenye kujiamini na tayari kukabiliana na majukumu ya kila siku. Kwa ujumla, navaa miwani kwa sababu inanisaidia kuona vizuri, kufanya kazi na kusoma kwa ufanisi, kulida macho na kuongeza kujiamini. Miwani ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku, na imenisaidia kuboresha ubora wa maisha yangu kwa kiasi kikubwa.

Diyo, napenda adithi saajabu, asa zirezi na sochochea mawazo, ubunifu na mshangao. Adithi saajabu univutia kwa sababu unitoanje ya maisha ya kawaida na kuniperega kwenye urimuengu wa fikla. Ndoto na uwezekano usiona mipaka. Kupitia adithi hizi akiri napata na fasi ya kupumzika huku nikijifunza mambo mapia kwanjia ya kuburudisha. Kwanza kabisa napenda hadithi saajabu kwa sababu huamusha hubunifu waakiri. Hadithi zenye mambo ya kufikiria, kufikiria miujiza au mtu matukio ya siyo ya kawainda. Unifanya nifikirie kwa kina na kuona dunia kwa mtazamo tofauti. Sina niwezesha kujiuliza masuari kama ingekua haji kama na hivyo kukuse uwezo wa kufikiria kwa upana zaidi. Pili, napenda hadithi hizi kwa sababu sina ujumbe wa mafondisha ulio fichika. Mara nyingi, hadithi saajabu ubeba mafunzo muhimu kuhusu maisha kama ujasiri subira wema na busara ingao madokeo yake ya naweza kuwonekana ya kushangaza au yasio ya kawaida. Ujumbe wake uwa wakwere na wakugusa maisha ya kila siku. Tatu, hadithi za ajabu hunipa burudani na msisimuko. Kusoma au kusikiliza hadithi ya ambayo ujui kitakachofuata unifanya nikae makini na kufurahia kila sehemu. Msisimuko huu unisaidia kupunguza uchovu na msongo wa mawazo. Hasa baada ya usiku ndevu ya kazi ya au masomo. Nne, napenda adithi saajabu kqa sababu uunganisha watu kushiriki hadithi na marafiki au familia uleta mazungumzo mazuri. Vicheko na kubadilisha mawazo. Kila mtu anatafsiri yake na hilo hufanya hadithi moja kuwa na maana nyingi zaidi. Kwa ujumla, napenda hadithi za ajabu kwa sababu kuhusu ubunifu, uburudisha, ufudisha na uleta mshangao. Kwangu hadithi za ajabu, si hadithi za kufikiria tu bali ni njia ya kujifunza, kufutahia na kupanua mawazo kuhusu dunia na maisha kwa ujumla.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini sana ni Google. Na ninaweza kueleza kwa undani zaidi kwa sababu ya mambo kadhaa muhimu ambayo yananifanya niwe na imani nayo ya kwanza taarifa sahihi na utafutaji bora. Google ina mfumo wa utafutaji Google Search ambao huwa mara nyingi unatoa matokeo sahihi na ya haraka kuliko zingine nyingi. Ninapohitaji habari soma taarifa za masomo kinetics ya kazi au mapendekezo ya maeneo. Google inanikutanisha na vyanzo vinavyoaminika haraka. Hii ni muhimu sana sasa ambapo habari nyingi mtandaoni si sahihi. Google huwapa vipaumbele tovuti zenye sifa nzuri na muhtasari wa ukweli. Ya pili huduma za barua pepe zinazoaminika. Gmail ni huduma ambayo nimeitumia kwa muda mrefu na inaniaminisha kwa sababu ina vichujio vya barua taka ambavyo huzuia barua zisizo salama inaendana na miundombinu ya Google nzima. Inanipa uhakika wa faragha wakati wa mawasiliano ya kazi au ya kibinafsi. Ya tatu huhifadhi na kushirikiana faili. Google Drive ni moja ya huduma bora ninayoiamini kwa kuhifadhi nyaraka, picha na faili muhimu. Ninapohifadhi kwenye Drive siogopi kupoteza faili ingawa simu au kompyuta imeharibika. Inaruhusu kushirikiana na wengine kwa wakati mmoja, yaani unaweza kuhariri nyaraka pamoja na timu kwa urahisi nakumbuka mara nyingi nimepanga kazi za timu zangu kupitia Drive bila hitilafu au hasara ya data ya nne kupanga ratiba kwa ufanisi. Kalenda ya Google inanisaidia kupanga ratiba ya kazi vikumbusho vya mikutano siku za kuzaliwa au tarehe muhimu ufanisi huu unanifanya niwe na nidhamu na kutumia muda vyema bila kusahau ya tano uunganishaji wa huduma na vifaa huduma sa Google zinaunganishwa na vifaa mbalimbali simu, kompyuta, tablet na hata TV bila matatizo makubwa kwa mfano, nikiwa na simu ya Android, Gmail, Drive, kalenda, na search zinaweza kutumika moja kwa moja. Nafurahia jinsi taarifa zinavyoweza kusambazwa kwa urahisi bila hitilafu ya sita, usalama wa faragha usalama na faragha ingawa kampuni yeyote kubwa ina changamoto zake. Google inaweka juhudi kubwa kwenye usalama wa akaunti. Ulinzi dhidi ya udukuzi na shughuli zisizo za kawaida. Hii hutoa hisia ya ustawi wa data na usalama wa taarifa zangu kibinafsi kwa muhtasari, ninaamini Google kwa sababu inatoa matokeo sahihi ya utafutaji ya haraka na yenye sifa huduma zake zinaendana vizuri. Inatoa chombo thabiti cha kuhifadhi na kushirikiana faili. Inajali usalama wa watumiaji kwa njia ya zana za kinga kwa pamoja, hii inafanya Google iwe kampuni ninayoiamini zaidi kwenye teknolojia. Si kwa sababu ni kubwa, bali kwa sababu huduma zake zinanipa uhakika, urahisi, usalama na ufanisi katika maisha ya kila siku.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ya harufu ya mvua. Inaponyesha juu ya ardhi, kavu, ambayo watu wengi huita halufu ya undogo baada ya mvua. Hii ni harufu ya asili kabisa. Si ya chakula wala manukato, lakini ina nguvu kubwa sana moyoni na akilini mwangu. Kila mara ninapoinusa nahisi utulivu, wa ajabu, furaha ya ndani na hisia ya matumaini mapya. Mara nyingi nahisi harufu hii wakati wa mawazo, mwanzo wa mvua. Hasa baada ya kiangazi kirefu. Mvua inaponyesha kwa mara ya kwanza. Hewa hubadikika ghafla. Upepo huwa laini na harufu ya udongo uliolowa huenea angani. Ni harufu ambayo huja bila kualikwa lakini ikija hubadilisha kabisa hali ya moyo. Haichoshi, haikasirishi, bali huburudisha nafsi hata ukiwa umechoka au huna mawazo mengi harufu hii, huleta utulivu wa haraka. Harufu hii hunikumbusha kumbukumbu nyingi za utotoni. Nakumbuka nilipokuwa mdogo. Tulikuwa tukicheza nje na marafiki kabla mvue haijaanza. Mvua iliponyesha tulikimbilia kujisitiri lakini mara nyingi tulisimama kimya kidogo kuisikiliza mvua na kuinusa hewa. Harufu ya udongo ilimaanisha kuwa kuwa mashamba yangepata maji mimea ingechipua na maisha yangeendelea vizuri. Ilikuwa ishara ya baraka na mwanzo mpya. Pia harufu hii hunikumbusha maisha ya kijijini amani na kukaribu na asili. Yanikumbusha mashamba ya kijani miti na chipuwa na watu wakifurahia mvua baada ya kiu ya muda murefu. Harufu hii ina uhusiano wa moja kwa moja na uzima kwani mvua ina chanzo cha uhai. Ndiyo maana kila ninapoinusa nahisi kama nimeunganisha tena na asili. Kihisia, ninapopata harufu hii nahisi furaha ya utulivu. Sio furaha ya kelele au msisimuko bali ni furaha ya ndani inayonifanya nitabasamu bila sababu kuondoa msongo wa mawazo hunifanya nipumue kwa kina na kufufikiri mambo mazuri. Wakati mwingine hunifanya nisimame kidogo. Nifunge macho na kuifurahia tu. Ni kama tiba ya asili kwa akili na moyo. Kwa ujumla harufu ya mvua juu ya udongo ndiyo harufu ninayoipenda zaidi kwa sababu nahusiana na kumbu kumbu nzuri za utotoni na leta amani na utulivu wa moyo. Inanikumbusha maisha matumaini na mwanzo mpya inaniunganisha na asili na uhalisi wa maisha. Kwa kweli, harufu hii ni ndogo kwa macho lakini kubwa sana kwa maana na hisia. Kila mara ninapoinusa hunikumbosha kuwa hata baada ya ukame mvua huja na maisha huendedea.

Ili kuongeza uzalishaji wangu nazingatia mchanganyiko wa mipango mizuri nidhamu binafsi na kujitunza kimwili na kiakili. Naamini uzalishaji hauji kwa kufanya kazi nyingi bila mpangirio, bali unatokana na kufanya mambo sahihi kwa wakati sahihi na kwa umakini. Nitafafanua kwa undani, hatua ninazochukua kuongeza uzalishaji wangu. Kwanza kabisa, huanza kwa kupanga siku yangu mapema. Kabla ya kuanza kazi hujiuliza ni kazi zipi ni muhimu zaidi siku hio. Mara nyingi huandika orodha ya kazi na kuzipanga kipaumbele. Mpangilio huu hunisaidia kuepuka kuchanganyikiwa na kunipa mwelekeo wazi wa siku nzima. Pili hugawanya kazi kubwa katika vipande vidogo. Badala ya kuangalia kazi kama mzigo mkubwa unaotisha, huigawanya katika hatua ndogo ndogo, hii hunifanya nianze kazi bila hofu na kunipa motisha kila ninapokamilisha hatua moja. Kukamilisha kazi ndogo hunipa hisia ya mafanikio ambayo hunichochea kuendelea. Tatu, hudhibiti matumizi ya muda, ninajaribu kuepuka kupoteza muda mwingi kwenye simu. Mitandao ya kijamii au mazungumzo yasio ya lazima wakati wakazi. Wakati mwingine, huweka muda maalum na wakufanya kazi bila usumbufu. Kisha nachukua mapumziko mafupi, njia hii hunisaidia kubaki makini na kuepuka kuchoka haraka. Ya nne, mapumziko ni sehemu muhimu ya uzalishaji wangu. Siwezi kufanya kazi kwa ufanisi bila kupumzika. Baada ya muda fulani, wa kazi, huchukua mapumziko mafupi. Labda kutembea kidogo, kunywa, maji, kufuta pumzi kwa kina, mapumziko hunisaidia, kurejesha nguvu na kuzuia uchovu wa akili. Njambo linaloongeza ubora wa kazi nayofanya. Tano, hutunza afya yangu ya mwili, kula chakula chenye afya, kunywa maji ya kutosha, na kupata usingizi wa kutosha, ni mambo muhim sana. Napokosa usingizi, au kula vibaya, uzalishaji wangu hupungua. Mwili ukiwa na nguvu, akili pia hufanya kazi vizuri zaidi. Wakati mwingine, hufanya mazoezi mepesi ili kuamsha mwili na kwa akili. Sita, kuweka malengo ya muda mfupi na ya muda mrefu. Marengo hunipa sababu ya kufanya kazi kwa bidii. Malengo ya muda mfupi hunisaidia kupima maendeleo ya kila siku. Huku ya muda mrefu yananipa mwelekeo wa maisha kwa hujumu. Ninapo kumbuka lengo langu kubwa huwa na hamasa ya kufanya kazi kwa makini hata siku ambayo sipati motisha nyingi. Saba, hujifunza kutokana na makosa za uzoefu. Napogundua mbinu fulani haifanyi kazi, hubadilika badala ya kuendelea kushirikia na njia isio na matokeo. Kujitathmini mara kwa mara, hunisaidia kuboresha mbinu zangu za kazi na kuongeza ufanisi wangu. Mwisho kabisa hujifunza ki akili na kihisia, kuepuka msongo wa mawazo kupita. Kiasi ni muhimu. Ninajipa muda wa kupumzika kufanya mambo ninayopenda na kuwa na mawazo chanya. Akili, na akili. Ninajipa muda wa kupumzika kufanya mambo ninayopenda na kuwa na mawazo chanya. Akili, ikiwa na amani uzalishaji huongezeka kwa urahisi.

Nafanya mazoezi asubuhi na nimegundua kuwa huu ni wakati mzuri sana kwangu kiafya na kiakili. Kufanya mazoezi asubuhi hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu hali na mtazamo chanya wa maisha. Kwanza kabisa mazoezi asubuhi huamsha mwili na akili. Baada ya kuamka, mwili huwa umetulia na akili bado haijachoka na shughuli za siku. Ukianza siku kwa mazoezi kama kukimbia kidogo, kuruka kamba, mazoezi ya kunyoosha mwili, au push ups, damu huanza kusambaa vizuri mwilini hii hunifanya nijesikie mchangayamfu na tayari kukabiliana na kazi za siku nzima. Pili, mazoezi ya asubuhi huongeza nidhamu na mpangilio wa siku. Napofanya mazoezi mapema nahisi kama tayari nimeshinda ushindi wa kwanza wa siku. Hii hunipa motisha ya kuendelea kuwa na nidhamu katika mambo mengine kama kazi, masomo au majukumu ya nyumbani. Pia hunisaidia kupanga muda wangu vizuri kwa sababu mazoezi yanakuwa sehemu ya ratiba ya kila siku. Tatu, husaidia kuboresha afya ya mwili. Mazoezi ya asubuhi huchangia kuchoma mafuta, kuimarisha misuli na kuboresha afya ya moyo. Pia hunisaidia kuthibiti uzito na kuongeza stamina. Kwa kuwa hufanyika kabla ya kula chakula kizito, mwili hutumia nishati iliyohifadhiwa, jambo ambalo ni nzuri kiafya. Nne, mazoezi ya asubuhi hupunguza msongo wa mawazo. Wakati wa kufanya mazoezi, mwili hutoa homoni za furaha, ambazo hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha. Hii hunisaidia kwanza siku bila wasiwasi, mwingi na kunifanya kuwa na subira zaidi ninapokutana na changamoto. Tano, hunipq usingizi mzuri usiku. Kwa sababu tayari nimefanya mazoezi asubuhi mwili hupata nafasi ya kupumzika vizuri usiku. Sihisi, kuchoka kupita kiasi au kuwa na mawazo mengi kabla ya kulala. Usingizi mzuri hunifanya niamke asubuhi inayofuata nikiwa na nguvu zaidi. Mwisho, kufanya mazoezi asubuhi hunifanya nijisikie fahari na kujiamini najua nimejitunza mapema kabla ya majukumu mengine ya siku kuanza. Hisia hii hunifanya niwe na mtazamo chanya na kujithamini zaidi. Kwa kifupi, ninafanya mazoezi asubuhi kwa sababu hunipa nguvu na mchangamko wa siku hunijengea nidhamu huboresha afya ya mwili na akili. Hupunguza msongo wa mawazo. Hunisaidia kulala vizuri.

Kazi, ninayoamini sana, kai, we, ni kazi ya walimu, kwa sababu, inamchango mkubwa katika kujenga mtu kibinafsi na jamii kwa jumla. Walimu, si kazi ya kupata kipato tu pali ni wito, wa moyo, unaohitaji, vumilivu, upendo na kuchitolea. Kira taaruma nyingine, duniani wansia kwa walimu, kwa sababu bila elimu hakuna daktari, muhandisi mkulima wa kisasa au kiongozi bora. Hivyo basi walimu ni mzingi wa maendereo ya taifa lolote. Kwanza kabisa ninaamini kazi ya walimu kwa sababu inabandirisha maisha watu moja kwa moja. Walimu mguza mwanafunzi siyo tu kielimu pali pia kimandli na kisaikolojia kupitia mafudisho, ushauri na mfano wa tabia jema, walimu umsaidia mwanafunzi kujitambua, kujiamini na kugundua vipaji vyake. Mara nyingi, maeneo, maneno ya mwalimu moja yanaweza kumtia moyo mwanafuzi hadi badirisha mwelekeo wa maisha yake kabisa. Hilo ni jambo kubwa sana la lenye dhamani ya kudumu. Pili, kazi ya walimu ni muhimu kwa sababu ujenga mandili na nidhamu katika jamii. Mwalimu ufundisha sio masomo tu kwa hisabati, sayansi au luga, bali pia ufundisha heshima uajibikaji nidhamu na kushirikiana na wengine. Wanafunzi ujifunza jinzi ya kuishi na watu tofauti kuheshimu sheria na kuchukua wajibu katika jamii. Haya yote usaidia kujenga jamii yenye amani na mshikamano. Tatu, ninaamini kazi ya walimu kwa sababu ni nchini ya maendereo ya kiuchumi. Elimu boro usaa wafanya kazi wenye ujuzi, ubunifu na wenye uwezo wa kutatua matatizo. Mwalimu anapofudisha vizuri uchangia kuandaa kizazi, kinachoweza kubuni teknolojia, kuboresha kilimo, kuendesha biyashara na kusimamisha rasilimali za taifa kwa ufanisi. Hivyo maendereo ya nchi yoyote yanategemea sana ubora wa mwalimu wake. Nne, mwalimu ni kazi ninayoiheshimu kwa sababu inahusisha kujifunza kila siku, mwalimu mzuri ujifunza pamoja na wanafunzi wake. Kuboresha mbinu za kufudisha na uedelea kupanua marifa yake hii ufanya kazi hii isiwe ya kuchosha. Bali hiwe yenye mchangamoto chanya na ukuwaji wa kibinafsi. Kila kizazi cha wanafunzi uleta maswari mapya. Mitazamo wa mipya na fursa mpya wa kujifunza pia kazi ya walimu niya kuwaminiwa kwa sababu inahusisha. Kujitolea kwa ajili ya wengine. Ingawa wakati mwingine walimu ukumbana na changamoto kama mishahara, midogo wa mazingira magumu ya ukazi wengi wawo enderea kufanya kazi kwa bidii kwa sababu wanajua wanajenga maisha ya watu na mustakabali wa taifa. Vumirivu wa moyo wa kujitolea unaonekana kwa walimu wengi hunifanya niheshimu na kuamini sana kazi hii. Kwa ujumla ninaamini kazi ya walimu kwa sababu ni kazi ya mzingi heshima na yenye andhali ya kudumu. Ni kazi inaoguza akili, mioyo na maisha ya watu wengi kwa wakati mmoja. Jamii yenye walimu bora ujenga raia bora na raia bora ujenga taifa imara. Dio maana kwangu mimi walimu ni kazi muhimu sana ya kutathiminiwa kwa kiwango cha juu.

Kusubiri kwenye mstari ni jambola kawaida sana katika maisha ya kila siku. Lakini hisia zinazomjia mtu wakati wa kusubiri hutofautiana kulingana hali. Muda wa kusubiri na mtazamo wa mtu mwenyewe. Mimi binafsi nina pokuwa nimesimama au nimekaa ni kisubiri kwenye mstari. Kupitia hisia mbalimbali kuanzia subira hadi wakati mwingine kuchoka au kukasirika kidogo lakinipia hujaribu kujifunza na kujitawala. Kwanza kabisa, hisiaya kusubira, hujitokeza, kusubiri hunilazimisha kutulia na kukubali kwamba si kila kitu kinaweza kufanyika haraka kama nina vyotaka. Hii huni fundisha nidhamu na uvumilivu. Ninajikumbusha kwamba kila mtu aliyeko kwenye mstari ana haki. Sawaya kuhudumiwa na kwamba kusubiri nisehemu ya kuheshimu mpangilio na haki za wengine. Mtazamo huu hunisaidia kuka mtulivu hata kama mstari unaonekana mrefu. Pili wakati mwingine hisiaza kuchoka au kukosa raha huweza kujitokeza hasa kama mstari unasonga pole pole au kama ninaharaka. Miguu inaweza kuchoka, mawazo ya naweza kutangatanga na muda unaonekana kusonga taratibu sana. Katika hali hii, ninajaribu kujipa shughuli ndogo kama kusoma, ujumbe kwenye simu, kufikiria mambo ya muhimu, ninayotaka, kufanya baadaye, au kuangalia mazingira yanayonizunguka. Njia hizi hunisaidia kupunguza hisia za kuchoka. Tatu, kusubiri kwenye mstari, kunaweza pia kuleta hisia ya kukerwa au hasira kidogo. Hasa kama kuna watu wanao jaribu kukata mstari, au kama huduma haiko vizuri, hata hivyo, ninajitahidi kujikumbusha kwamba kukasirika hakuwezi kuharakisha mambo. Baada badala yake, ninachagua kubaki mtulivu. Kwa sababu, mtulivu hunisaidia kuhifadhi heshima yangu na amani ya ndani. Mara nyingi kukaa kimia na kuvumilia huleta matokeo bora kuliko malalamiko ya ghathafu. Nne, kwaupande mzuri kusubiri kwenye mstari hunipa nafasiya kutafakari. Wakati mwingine natumia muda huo kufikiria kuhusu maisha malengo yangu au mambo niliyo yafanya. Siku hiyo kusubiri kuna nipa mapumziko mafupi kutoka kwenye harakati zaharaka za maisha. Katika tafakari hii naweza kugundua mawazo mapya aukupata utulivu waakili. Pia kusubiri kwenye mstari kunaweza kuamsha hisia ya mshikamano na wengi na wengine kuona watu wengine wakisubiri pamoja na mihunikumbusha kwamba siko pekeeyangu. Wakati mwingine mazungumzo madogo huanzishwa tabasamu hubadilishwa au mtu humsaidia mwingine. Halihii huleta hisia ya utu na uelewano miongoni mwawatu. Jambo linalofanya kusubiri ku onekana kuwa rahisi zaidi. Kwa ujumla, ninajihisi mchanganyiko wa subira. Kuchoka natafakali na posubira kwe nye mstari. Ingawasi jambo linalofurahisha sana naliona kama somo la maisha linalonifundisha uwa mirifu heshima kwa wengine na kujitawala nikibadili mtazamo wangu. Kusubiri hakionekani tena kama upotevu wamuda bali kama nafasiya kujifunza na kutulia.

Zoea zuri nililojenga na linalonisaidia sana, ni zoea la kupanga muda wangu vizuri na kuwa na nidhamu ya kila siku. Zoea hili halikujengwa kwa siku moja, bali lilihitaji subira, kujitambua na juhudi za makusudi. Kadri muda ulivyopita, limekuwa sehemu ya maisha yangu na limeleta mabadiliko makubwa chanya katika masomo, kazi na maisha ya kawaida. Kwanza kabisa, zoea la kupanga muda, lilianza pale nilipogundua kuwa mara nyingi nilikuwa napoteza muda bila mpangilio. Nilikuwa nafanya mambo kwa haraka au kuyaacha dakika za mwisho. Jambo lililonisababishia msongo wa mawazo na matokeo yasiyoridhisha. Baada ya kutafakari, niliamua kuanza kuandika ratiba ya kila siku. Nilianza kwa mambo madogo kama kuamua muda wa kuamka, muda wa kusoma au kufanya kazi, na muda wa kupumzika. Ingawa haikuwa rahisi mwanzoni, taratibu nilianza kuona faida zake. Pili, zoea hili limenijengea nidhamu binafsi. Nidhamu imenisaidia kuwajibika kwa maamuzi yangu na kuheshimu muda wangu pamoja na wa wengine. Ninapopanga kufanya jambo kwa muda fulani, hujitahidi kulitimiza bila visingizio. Hii imenifanya niaminike zaidi kwa watu wanaonizunguka, iwe ni kazini, shuleni au katika familia. Nidhamu hunifanya nijisikie mwenye heshima na kujiamini. Tatu, zoea hili zuri limenisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kuwa na mpangilio, ninajua nini cha kufanya na lini, hivyo sipati hofu ya kusahau majukumu au kukimbizana na muda. Na hivyo, nawahi kufanya kazi zangu, napata muda wa kupumzika, na bado nabaki na nafasi ya kushughulikia mambo yasiyotarajiwa. Utulivu huu wa akili umeboresha afya yangu ya kisaikolojia na hata kimwili. Nne, zoea la kupanga muda limeongeza tija la mafanikio yangu. Kwa kuwa nafanya mambo kwa mpangilio, ninaweza kuzingatia kazi moja kwa wakati na kuifanya kwa umakini. Hii huongeza ubora wa kazi ninayofanya na hunipa matokeo bora. Pia, hunipa motisha kwa sababu ninapoona kazi zikikamilika kwa wakati, najihisi mwenye uwezo wa hali ya kuendelea mbele. Zaidi ya hayo, zoea hili limenisaidia kusawazisha maisha. Nimejifunza kwamba kupanga muda si kufanya kazi tu. Bali pia kutenga muda wa familia, marafiki, mapumziko na kujitunza. Hii imenifanya niishi maisha yenye uwiano mzuri nisichoke sana na nithamini vipengele vyote vya maisha yangu. Kwa ujumla, zoea la kupanga muda na kuwa na nidhamu ya kila siku ni zoezi zuri sana nililojenga. Nalo limeleta mabadiliko makubwa chanya katika maisha yangu. Limejenga uwajibikaji, limepunguza msongo wa mawazo, limeongeza mafanikio na limenifanya nijiheshimu zaidi. Zoezi zuri linaweza kuonekana dogo mwanzoni, lakini likijengwa kwa uvumilivu na udhibiti huweza kubadilisha maisha ya mtu kwa kiwango kikubwa sana.

Kwa kawaida, nafua mguo mara mbiri hadi tatu kwa wiki. Kulingala na aina ya shughuri nizofanya na kiasi cha nguo nilichotumia. Ratiba hii hunisaidia kudumisha usafi binafsi, kupanga mda vizuri na kuhakikisha nguo zangu zinadumu kwa mda murefu bila kuharibika haraka. Kwanza kabisa, haina ya nguo huamua mara ngapi zinafuliwa. Nguo za dani, soksi na nguo za kazi au mazoezi huoshwa mara nyingi zaidi. Karibu kila baada ya siku moja au mbili kwa sababu hutumika karibu na mwili na hukusanya jasho kwa haraka. Kwa upande mwingine nguo kama makoti, jinsi zito au mavazi ya sherehe huoshwa mara chache zaidi ikiwa hayajachafuka sana. Pili, hari ya hewa na shughuli za kila siku zina mchango mkubwa. Wakati wa joto au ninapofanya kazi zinazohusisha jasho huongeza idadi ya kufua kwa wiki. Wakati wa baridi au siku tulivu nguo huchafuka pole pole hivyo naweza kupunguza idadi ya kufua. Pia kama nimefanya shughuli za nje kama michezo au kazi za shamba hufua mara nyingi saidi ili kudumisha usafi Tatu, kupanga mda wa kufua hunisaidia kuepuka usubufu, badara ya kufua kila siku napenderea kukusanya nguo na kufua kwa siku maarum. Kwa mfano, jumatano na jumamosi, njia hii huokoa mda, maji na nishati hasa kama natumia mashini ya kufulia. Pia hunisaidia kupanga vyema kazi nyingine za nyumbani. Nne, kutenganisha nguo kabra ya kufua ni jambo muhimu nilalo lizingatia. Hutenganisha nguo nyeupe na za rangi pamoja, na za rangi pamoja na nguo nyepesi na nzito. Hii hulinda rangi na ubora wa nguo na kuhakikisha kila aina ya nguo inafuliwa na kwa njia inayofaa. Pia hutumia sabuni inayofaa ili kuepuka kuharibu vitambaa. Kwa ujumura, kufua nguo mara mbiri hadi tatu kwa wiki. Ni ratiba inayofaa kwangu kwa sababu inanisaidia kuwa msafi, kupangilia mda na kutunza nguo zangu vizuri. Zaidi ya yote hunipa hari ya kujiamini na faraja kwa sababu kuvaa nguo safi kila siku huongeza ustawi na mwili, wa mwili na akiri.

Kila siku ninatumia programu ya WhatsApp kwa kiwango kikubwa. Na ni programu ambayo nimejizoea kama sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Programu hii si tu ya mawasiliano ya kawaida bali ni chombo muhimu kinachoonesha jinsi teknolojia inavyorahisisha maisha ya kila mtu kwa njia nyingi. Kwanza kabisa napenda kutumia WhatsApp kwa sababu sababu inahusisha mawasiliano na haraka na rahisi kupitia programu hii. Naweza kuzungumza na marafiki, familia na wenzangu kazini bila kizuizi cha muda au nafasi. Uwezo wa kutumia ujumbe wa maandishi, picha, sauti na video unarahisisha kueleza mambo kwa haraka na ufasaha. Hii ni muhimu sana hasa pale ninapohitaji kufanikisha mambo ya haraka au kushirikisha taarifa muhimu kwa wakati. Pili, WhatsApp ni muhimu kwa sababu inarahisisha kupanga na kushirikiana. Kupitia makundi ya WhatsApp ninaweza kushirikiana na wenzangu kwenye mradi wa kazi kupanga mikutano au kushirikiana na masuala ya shule au kijamii. Makundi haya hutoa uwazi kufanya kila mtu apate taarifa kwa wakati na kupunguza kupoteza muda kwa kuzungumza mtu mmoja mmoja. Njia ya kisasa ya kushirikiana kwa tija. Tatu, napenda Whatsapp kwa sababu inahusisha urahisi wa kufuatilia habari. Uwezo wa kuona ujumbe uliosomwa, kuunda alama za nyota au kuhifadhi ujumbe muhimu hufanya nipate taarifa mara moja bila kupoteza muda hii ni muhimu sana kwani inasaidia kupanga ratiba kumbukumbu hadi nafuatilia majukumu ya kila siku. Nne, programu hii pia inahusiana na burudani na mafunzo. Kupitia whatsapp naweza kupata maelezo vipeperushi au hata video za elimu kutoka kwa marafiki au makundi maalumu. Hii inasaidia kuendeleza maarifa yangu na kunipa mawazo mapya ya kuboresha maisha yangu ya kila siku zaidi ya hapo napenda whatsapp kwa sababu inahamasisha mahusiano ya kibinafsi na kijamii. Kupitia ujumbe mfupi, sauti na video ninaweza kuonyesha mshikamano, hisia za furaha shukran au mshikamano wa kijamii kwa familia na marafiki. Hii ni muhimu sana katika dunia ya kisasa, ambapo kila mtu anashughuli nyingi na mara nyingine huwezi kukutana na uso kwa uso kila siku. Kwa ujumla programu ya Whatsapp ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Inarahisisha mawasiliano inasaidia kushirikiana, kufuatiriana taarifa, kuongeza maarifa na kuimarisha mahusiano ya kijamii. Ni programu ambayo bila shaka ningesaidia kuendelea kuitumia kila siku kwa sababu imechangia sana kufanya maisha yangu kuwa rahisi. Yenye tija na yenye ufanisi.

Napenda mbwa, na ninaelewa kabisa kwa nini wewe pia unapenda mbwa. Mbwa ni wanyama wa kipekee sana kwa sababu wanaonyesha uaminifu upendo wa dhati na urafiki wa kweli kwa binandamu. Kwa watu wengi, mbwa si mnyama tu kwa kufuga, bali nirafiki wa karibu na hata sehemu ya familia. Kwanza kabisa, ninapenda mbwa kwa sababu ya uaminifu wao mkubwa. Mbwa huwa mwaminifu kwa mwenye, bila masharti, wanaweza kukurida, kukufuata, kila mahali na kukaa karibu na we hata, unapokuwa na wakati mgumu. Uaminifu huu ujenga hizia ya usalama na faraja, jambo inaro wafanya watu wengi wajiskie wanapendwa na kuthaminiwa. Pili, mbwa ni mnyama mwenye, hisia na wanaojari. Mara nyingi mbwa wanaweza kuhisi hisia sa mwenyewe. Kama usuni, furaha au msongo wa mawazo wakati mtu akiwa na usuni, mbwa huja karibu. Ukakimnya aukucheza ili, kumfurahisha. Hii uwafanya mbwa kuwa wenzi, wazuri, sana kihisia. Na ata kusaidia kupunguza upweke na msongo wa mawazo. Tatu, napenda mbwa kwa sababu huchangia afya ya mwiri. Kumlea mbwa kuna mlazimisha mtu kuwa na shughli za kimwiri. Kama kutembea nae kucheza au kufanya mazoezi hii u saidia kuimarisha afya kupunguza uzito kupita kiasi na kuongeza nguvu za mwiri. Kwa jia hii, mbwa humsaidia mtu kuishi maisha yenye afya bila ata kukundumu nne, mbwa ni warinzi wazuri. Mbwa wengi wanahasiri ya kulinda nyumba na familia anapotambua hatari au mtu asiyejulikana ubweka au kutoa ishara ya tahathari. Hii uongeza usalama nyumbani na kuwapa wamiriki wao amani ya moyo. Ndiyo maana watu wengi upenda mbwa kama wanyama wa ulinzi. Saidi ya hapo mbwa ni rahisi kufundishwa. Wanaweza kufundishwa amri bari bari. Kama kukaa kusimama kulinda au ata kusaidia watu wenye mahitaji maalum uWezo wao wa kujifunza na kutii humfanya mbwa kuwa mnyama anayefaa sana kuishi na binadamu. Kwa ujumla na mpenda mbwa ni jambo la kawaida na lenye maana kubwa. Mbwa uleta furaha ulinzi afya na urafiki wa kweli katika maisha ya binadamu. Kama wewe.

Kwa upande wangu, ninaangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku. Kulingana na ratiba na majukumu niliyo nayo. Kwa kawaida, huanza kuangalia asubuhi, mara tu ninapoanza shughuli zangu za siku. Hii hunisaidia kujua kama kuna ujumbe muhimu, kazi, za dharura, au taarifa, sinazohitaji, majibu ya haraka. Katika muda wa mchana, huwa naangalia tena barua pepe labda mara mbili au tatu. Hapo ndipo ujumbe mwingi wa kazi ya mawasiliano na simu huingia. Hivyo napenda kuwa makini ili nisichelewe kujibu. Kuangalia barua pepe katika katikati ya siku hunisaidia kupanga kazi zangu vizuri na kuepuka msongamano wa majibu baadae jioni mara nyingi huangalia barua pepe mara ya mwisho. Kabla ya kupumzika lengo langu huwa ni kuhakikisha hakuna ujumbe muhimu ulionipita na kuandaa mipango ya siku iliyofuata. Hata hivyo, hujitahidi kuoangalia barua pepe sana. Usiku ili nipate muda wa kupumzika na kutunza afya ya akili. Kwa ujumla, naweza kusema naangalia barua pepe kati ya mara nne hadi sita kwa siku. Nafanya hivi kwa nidhamu ili nisiruhusu barua pepe kunivuruga muda wangu wote. Kwa na ratiba maalum ya kuangalia barua pepe hunisaidia kuwa na utulivu. Ufanizi kazini na uwiano mzuri kati ya kazi na maisha binafsi.

Mimi binafsi, napenda timu ya Manchester United Na mapenzi yangu kwa timu hii ya metokana na historia yake ya kuvutia. Mafanikio makubwa na mchezo mzuri wa mpira wa miguu ambao wana uonyesha mara kwa mara. Napenda timu hii kwa sababu imekuwa sehemu ya maisha yangu ya michezo tangu nilipoanza kuangalia mechi za ligi kuu ya uingereza nimekuwa shabiki wake kwa miaka mingi. Nakila mechi wanapocheza na jiskia nikiwa sehemu ya sherehe ya mchezo ya dunia. Kwanza kabisa, timu ya Manchester United inanivutia kwa historia yake ya mafanikio. Kwansia kushinda ligi kombe la FA hadi mshidano ya ulaya timu hii imeonyesha kiwango cha juu, cha mpira wa miguu. Napenda jinsi wanavyocheza kwa ujaziri, kwa nguvu na kwa umakini wa hali ya juu. Hii ina nifanya nijivunie kuwa shabiki watimu yenye rekodi nzuri na yenye heshima kubwa duniani. Pili napenda Manchester united kwa sababu wachezaji wake wa kipekee unifanya nitake. Nitakaze shabaha kwa mfano Cristiano Ronaldo. Ali kuwa mchezaji aliyeishia kupendezwa naye saidi uwezo wake kufunga magoli mbinu za kuendesha mpira na hali ya kushindi inanifanya nifurahie sana kuangalia timu yangu ikicheza. Pia wachezaji wengine kama Bruno Fernandes, Marcus Rashford, utoa burudani na uwezo mkubwa wa kushangaza mashabiki. Tatu, napenda timu hii kwa sababu ina mileleza mipira ya kushangaza. Ninakumbuka mechi moja ya kushangaza ni kiwa mdogo, ambapo manchester united. Ilishinda mchezo, wa mwisho, wa dakika za nyongeza kwa mabao ya kuvutia na mabadiliko ya hira ya kipekee. Mechi kama hizo ufanya nitoke kwenye hali ya msisimiko na kurudi shauku ya kuwa shabiki. Hali hii ya msisimiko na ushindi haijulikani hata baada ya kuona mechi nyingi. Napenda manchester united kwa sababu inama shabiki wengi na jamii ya wapenzi wa timu hii. Kuwa sehemu ya shabiki wa timu hii unanifanya nijiskie kuwa sehemu ya familia kubwa. Kuzungumza na kushirikiana na watu wenye shauku sawa na kushiriki furaha ya ushindi na husuni ya kupoteza. Hii, uongeza hisia ya mshikamano na kushirikiana na mawengine na wengine. Kwa ujumla, kupenda timu ya Manchester United ni zaidi ya shauku ya mpira wa miguu. Ni historia ujuzi wa wachezaji, michezo ya kushangaza na mshikamano wa mashabiki vinavyonifanya niwe shabiki wa thati. Napenda manchester united kwa sababu inanikumbusha kuwa mpira wa miguu situ mchezo bali nishauku furaha zehemu ya maisha yangu ya kila siku.